Hili ni swali nzuri sana. Ambalo linaguza hisia za ndani kabisa kuharufu situ kitu kinachokisikika kwa pua. Mbali ni mashini ya muda. Inayoturudisha nyuma kwenye kumbukumbu tulizo sahau. Hili kukusaidia kujuharufu za kumbukumbu tulizo sahau. Kila mtu anaharufu inayom tuliza moyo wake. Wengine wanapenda harufu ya kahawa asubuhi, wengine harufu ya keki inayo okwa, lakini kwangu hakuna kitu kinachoweza kushindana na harufu ya althikavu inapokutana na matone ya kwanza ya mvua. Harufu hii kiitaluma inaitwa Petrocar kwangu nizaidi ya kimea Nilugha ya asili inayozungumza na nafsi yangu Ninapovuta pumzi na kuisikia harufu hiyo ya udongo unyevunyevu akili yangu inasafiri hadi miaka mingi iliopita, nikiwa mtoto na kumbuka jinsi tulivyokuwa tukikimbia nje maratu mawingu mazito ya napoanza kutanda Harufu hii ilikuwa ishara ya furaha. Ishara kwamba jotokali la mchana limekwisha na sasa ni wakati wakucheza kwenye madwimbwi ya maji. Kwangu, harufu hii inawakilisha usalama na uhuru. Ni harufu inayoniambia kuwa dunia bado kuna mambo machache ya siobadilika. Mbila kujali jinsi maisha ya navyokuenda kasi ni harufu ya nyumbani Hata kama ni kombali kiasigi gani na mahali nilipokulia Kuna kitu kina kichakipekee kuhusu jinsi mvua inavyo fanya kila kitu kionekane kipia Kabla ya mvua kila kitu huwa kime kimefunikwa na vumbi majani ya miti huonekana ya mechoka na athikuwa imepasuka kwa kiu Lakini utone la kwanza ninapoanguka Harufu ile inayopanda juu ni kama pumzi ya kwanza ya kiumbe kinachozaliwa Ninaipenda harufu hii kwa sababu inanipa matumaini iNa nikumbusha kwamba, hata baada ya kipindi kirefu cha ukame katika maisha yangu, iwe ni kutaabika kazini au changamoto ya zakibinafsi, dunia kuna mvua inayokuja, kusafisha vumbi na kuleta mwanzo mpia. Ni harufu ya ustahimilivu. Katika ulimwengu wa sasa uliojaa teknolojia na harufu zabandia, harufu ya althi inanionyesha, inanirudisha kwenye asili yangu. Inanifanya nihisi kuwa mimi nisehemu ya kitu kikubwa zaidi. Sisi sote tumetokana na althi na harufu hiyo ni kama wito wa asili unawoto unao niambia nitulie na kusikiza. Inanifundisha kunye unyenyekevu Arufu hii haina gharama huwezi kuinunua kwenye chupa ya gharama kubwa na huwezi kuzuia isitoke Nizawadi ya bule kutoka kwa ulimwengu ambao inahitaji tu uwepo wako ili nifurahie siku kama sijui kama nikimea ama jiosizimu ni na au ni hasisia tu Lakini harufu hii inauwezo wa ajabu wa kunituliza Wakati wawote nikiwa na msongo wa mawazo au wasiwasi Harufu ya mvua ina inayesha inafanya mapigo ya moyo wangu ya endele pole pole Inanifanya ni vute, pumzi, ndefu, zaidi kuliko kawaida Kuna utulivu fulani unakuja na harufu hiyo ni kama dunia nzima inatoa saini ya afueni ni wakati a mbapo kelele za jamii zinapungua na sauti ya matone ya maji ya nayo gonga bati au majani ya nachukua na fasi Ikisindikizwa na harufu hiyo ya kipekee Hivyo unapo niuliza harufu gani ninaipenda Jibulangu sii pafumu ya bei gh ali wala harufu ya chakula kitamu. Jibulangu ni harufu ya arhi inayo kutana na mvua. Naipenda harufu hii kwa sababu inanirudisha kwenye asili yangu. Inanipa tumaini la mwanzo mpia, inanituliza na kunido kuniondolea.

Kuna msemo unaosema, mbwa ni rafiki wa peke duniani anayekupenda wewe zaidi kuliko anavyojipenda mwenyewe. Kwangu mimi, msemo huu si maneno matupu ya vitabuni. Ni ukweli uliojificha kwenye macho ya mnyama huyu, mtiifu. Nikifikiri kuhusu mnyama wakufugwa ninaye mpenda au yule ambaye kila siku ninaota kuwa nae sebuleni kwangu na mawazo yangu yanatua moja kwa moja kwa mbwa hususani yule mwenye akili na upendo mwingi Ninapozungumza kuhusu kufuga mbwa, sifikiri tu kuhusu mnyama alielinda nyumba au aliebebwa, aliebweka wageni wanapofika Nafikiria kiumbe ambaye atakua sehemu ya maisha yangu ya kila siku Nafikiria yule rafiki ambaye, baada ya siku ndefu na yenye kuchosha kazini au shuleni, atanilaki mlangoni kwa kurukaruka na kutishika mkia wake kwa ufahari usio na kifani. Mbwa ana uwezo wakipekee wa kusoma hisia za binadamu. Kuna wakati ambapo, maneno hayatoshi kueleza huzuni au upweke, lakini mbwa haitaji maneno. Anakuja tu na kuweka kichwa chake kwenye mapaja yako, au kukutazama kwa macho yaliojaa huruma. Kana kwamba, anasema nipo hapa na kila kitu kitakua sawa, uhusiano huu wakipekee usio hitaji lugha ya kuzungumza, ndiyo unanifanya nimtamani mnyama huyu kuliko wengine wote. Kufuga mbwa ni darasa la maisha ambalo halina mwisho. Ili mbwa awe na afya na furaha anahitaji ratiba. Muda wa kula, muda wakufanya mazoezi na muda wa usafi. Kwangu, kumfuga mbwa ni namna ya kujifunza uwajibikaji. Ina nifunza kuwa kuna kiumbe kina chotegemea mamuzi yangu ili kiishi. Napenda wazo la kuamka asubuhi na mapema hata kama nimechoka. Ili tu kumtoa mbwa wangu nje kwa matembezi. Yale matembezi ya asubuhi wakati jua linachomoza na hewa ikiwa bado safi yanatengeneza nidhamu fulani ya mwili na akili yangu. Mbwa ananifanya niwe mwanadamu bora. Ananifanya nitoke nje, nitembee na nione uzuri wa mazingira ambao nisinge uwona kama ningebaki ndani nikitazama runinga. Katika ulimwengu ambapo mahusiano ya kibinadamu yanaweza kuwa magumu na yenye masharti mengi, mbwa anatoa kitu ambacho ni nadra sana. Upendo safi mbwa hajali kama unapesa, hajali kama umeva nguo za gharama, na wala hajali makosa uliofanya uko nje. Kwake yeye wewe ndiye kitovu cha ulimwengu wake huu upendo usio na masharti unanivutia sana Ninapofikiria mnyama ninaetaka kumfuga Nafikiria kiumbe ambaye ata nifundisha jinsi ya kusamehe haraka Ukimukosea mbwa kwa sababu amekukera Baada ya dakika mbili atarudi kwako akiwa na upendo ule ule bila kuweka kinyongo Hii ni somo kubwa la kiroho ambalo binadamu wengi tunashindwa kuitekeleza pamoja na upendo na urafiki mbwa ananipa hisia ya usalama kuwa na mbwa nyumbani kuna nifanya nilale usingizi mzito Nikijua kuwa nina mlinzi wa asili mwenye hisia kali kuliko mfumo wowote wa kengele, yani alamu Lakini usalama huu si kwa kimwili peke ni usalama wakihisia pia Ukiwa na mbwa kamwe huhisi ukiwa mpweke Ukiwa peke yako upweke haupati nafasi ya kumea ndani ya nyumba yenye mbwa Ikiwa nitapata fursa ya kumfuga mbwa leo Ninaota kumpa yule mwenye manyoya laini Labda, Golden Retriever au German Shepherd Namuwazia akiwa na jina zuri Labda Marks au Bella.

Hali ya hewa ni mada ambayo mara nyingi hatuichukulii kwa urahisi. Lakini leo ni meamua kuitazama kwa jicho la utafauti kabisa. Leo si siku ya kawaida. Ni siku ambayo anga limeamua kujiandika kwa namna ya kipekee. Likisimulia hadithi ambayo kila moja wetu anaweza kuisoma, akivuta pumzi na kutazama juu. Ninapo nilipo amka asubuhi ya leo na kufungua pazia la dilisha langu Jambo la kwanza lililo ni salimu ni tu nisi tuma muanga mbali ni rangi ya kipekee ya anga Leo hali ya hewa imejitanda kama mchoro wa msanii ambaye alikuwa na muda mwingi wa kufikiri Hebu ni kupeleke kwenye safari ya jinsi hali ya hewa ya leo ilivyo na jinsi inavyo ni gusa Leo kumeanza na utulivu wa ajabu. Jua lilipochomoza kwa mshindo au kwa ukali ule wa kuuguza, badala yake limeanza kwa haya. Likijificha nyuma ya mawingu mepesi ya rangi ya kijivu na thahabu. Anga la leo limefanana na bahari tulivu. Kuna uweupe fulani wa maziwa, yani the milky white, uliotanda kote. Ukifanya muanga wajua usichome machoni mbali uwe na rangi laini ya nayopendeza. Hali hii ya muanga ulipozwa inani inanipa amani ya ajabu Inanikumbusha kuwa si kila siku inapaswa kuwa na kelele au mgoa mkali Kuna uzuri katika unyenyekevu wa hali ya hewa kama ya leo ambapo kila kitu kinaonekana kuwa na usawa Ninapotoka nje, nilipotoka nje, jambo la kwanza nililohisi ni upepo mwanana Leo hewa ina unyenyekevu kiasi Sio ule unyevu unaokufanya utoe jasho mbali ni ule unyevu unaoleta ubaridi unaoburudisha ni kana kwamba asili inakupa hug au kumbatio la baridi kiasi Ninapovuta pumzi ndefu na hisi hewa ikiingia mapafuni mwangu ikiwasafi na yenye harufu ya mmea mbichi Hakuna vumbi inayopeperuka leo Ardhi inaonekana kutulia Ikisubili labda tone la mvua au ikifurahia tu ubaridi wakipekee hisia hii ya upepo mwanana mwenye shavu kwenye shavu langu lina nifanya ni hisi kuwa hai zaidi ni hali ya hewa inayokaulie inayokaulika kutembea kwa miguu badala ya kutumia gari Hali ya hewa ya leo inasauti yake Kwa sababu hakuna jua kali linalolawafanya viumbe wa jifiche nasikia sauti za ndege kwa wingi zaidi Kuna aina fulani ya chiriku nje ya dirisha langu anaye nilalalamikia kwa labda kushukuru kwa sababu hii tulivu Pia nasikia sauti ya majani ya mti ya kigusana kwa sauti ya chini kama wananongonezana sili kuhusu mabadiliko ya majira Hali ya hewa ya leo haina vurugu za radi au pepo wa thoruba ni hali ya hewa ya simponi ya utulivu Kila sauti leo inaonekana kuwa na nafasi yake, kuwanzia mlio mbali wagari hadi sauti ya matone machache ya umande yanayo dondoka kutoka kwenye majani. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya hali ya hewa na jinsi ninavyojisikia ndani. Leo, hali hii ya mawingu na ubaridi kiasi imenifanya nifikiri sana, yani nikue na reflective mood. Siku kama ya leo inanihimiza kusoma kitabu. Kunywa kikombe cha chai moto na kutafakari kuhusu mipango yangu ya baadaye. Tafauti na siku za jua kali ambazo hunifanya nihisi nina haraka ya kufanya mambo. Leo hali ya hewa inaniambia tulia chukua muda wako. Hakuna haraka. Hali ya hewa ya leo ni rafiki wa wabunifu na wafikiriaji Inatupa nafasi ya kuangalia ndani ya nafsi zetu bila kuvurugu bila kuvurugwa na kelele za nje au joto linalopitiza.

Kuwanzisha mradi mpya kwangu sio tu kuanza kazi ya kawaida. Ni sawa na kusimama mbele ya turubai nyeupe, yani canvas, nikiwa na brush mkononi, au kama kuwanza safari ya kuelekea nchi ambayo, sijawai kutembea. Kuna mchanganyiko wa kipekee wa msisimuko, hofu kidogo ya kile kinachokuja na hamu kubwa ya kuona matokeo ya mwisho. Kabla sijaandika neno lolote kwenye kompyuta au kuchora ramani yoyote, mradi unaanza ndani ya kichwa changu. Swali la kwanza ninalojiuliza ni, kwanini mradi huu ni muhimu? Siwezi kuwanza mradi ikiwa silewi kuhusu kusudi lake la msingi. Natafuta roho ya mradi huo. Ikiwa ni mradi wa biashara, natafuta tatizo nilalotaka kutatua. Ikiwa ni mradi wa kijamii, natafuta maisha yanayotaka kugusa. Hatua hii ya kwanza ni ya kutafuta utulivu. Maranyingi mimi hukaa peke yangu na kikombe cha kahawa. Nikitafakari picha ya mwisho ya mafanikio itakuwaje Ninapojipa muda wa kuota kidogo kabla ya kuingia kwenye uhalisia Mara tu ninapopata maono naanza awamu ya uchunguzi Hapa ndipo ninapogeuka kuwa mwanafunzi Naanza kusoma kila kitu kinachohusiana na mradi huo Ninatafuta watu waliofanya kitu kama hicho huko nyuma natafuta makosa waliofanya na ni natafuta futa ambazo wengine walizikosa Kwangu, marifa sindio silaha kuu Sipendi kuanza mradi ni kiwa na thana, yaani assumptions Nataka ukweli, hatua hii inaweza kuchukua siku kathaa ambapo, meza yangu hujaa karatasi tabu nyingi kwenye kivinjari changu cha internet na vitabu vya kumbu kumbu. Nina jenga msingi imara, kwani mradi bila utafiti ni sawa na kujenga nyumba kwenye mchanga. Baada ya kusanya taarifa, naanza mchakato wa kuzipanga. Huu ndiyo wakati ya mbapo mchafuko, yani chaos za mawazo, ya naanza kuwa mpangilio. Mimi ni muumini mkubwa wakutumia mindmaps au ramana ya mawazo. Ya kwanza natafuta malengo makubwa, ya nayoweka malengo makuu matatu. Hatua ingine, hatua ndogo, ndogo, yaani the milestone. Na nagawa miradi katika vipande vidogo vina vyo weza kuthibitiwa. Kuanzia mradi mkubwa kuna weza kutisha. Lakini kugawanya katika kazi za saa mbili unakuwa na rahisi. Yapili nilaftala silimali na angalia nini ninacho na nini ninakosa. Je nahitaji watu wengine. Je nahitaji bajeti ya ziada. Hapo ndipo ninapopata ramani ya safari. Hii inanipa amani ya moyo kwa sababu unajua kuahakata kama kunitakwama njiani ninadira ya kuniongoza. Hii ni jambo ambalo watu wengi hulipuuza. Lakini kwangu ni muhimu sana. Kabla sijaanza kazi yenyewe, lazima nitengeneze mazingira yangu ya kazi. Safisha meza yangu, panga faili zangu kwenye kompyuta na pengine chagua playlists ya muziki nitakayo nipamotisha. Mazingira yangu ya nje yanapo ya napaswa kuwasiki utulivu wandani ninaouhitaji. Nikianza mradi kwenye meza yenye fujo, akili yangu pia inakuwa na fujo. Mazingira safi yananipa ishara ya kisaikolojia kwamba, sasa kazi imeanza. Rasmi, hatua hii ndio ngumu kuliko zote. Kuanza, kweli. Maranyingi, sisi hupoteza muda kwenye perfectionism, au kutaka kila kitu kiwe sawa kabla hatujaanza. Mimi nimejifunza mbinu moja. Anza vibaya, lakini anza. Ikiwa ni mradi wa kuandika naandika sentensi ya kwanza hata kama ni mbaya. Ikiwa ni mradi wa ujenzi na chimba shimo la kwanza. Mara tu unapovunja barafu ya kwanza. Ule uwoga wa kwanza mradi unayeyuka. Hapa ndipo momentum inapowanza.

Safari ya kuenda kwenye maji ni safari ya kurejea kwenye asili yetu. Ndiyo, nimeshawayi kutembelea mto na ziwa na matukio hayo ya meacha alama ya isio futika mwilini mwangu. Maji ya naluga yake na unapotulia mpembeni ya ziwa au mito unaanza kuelewa sili ambazo ulimwengu unazificha. Katika na kumbuka mara ya kwanza nilipo karibia ukingo wa mto mkubwa. Kabla hata sijaona maji yenyewe kwa macho, puwalangu lilihisi mabadiliko ya hewa. Hewa ilikuwa nzitu yenye ubaridi na harufu ya kipeke ya maji ya liyo tiririka. Mchanganyiko wa muwani, mawe na mawe ya liyo lowa na unyevunyevu wa msitu ulio uzunguka mto huo. Sauti ilikuwa kama muziki wa asili ambao hauna mwisho. Siku sikelele mbali ni mgurumu wa nchi uliyokuwa na muundo wa kipeke maji ya likuwa ya kijigonga kwenye mawe ya kitengeneza mapovu, mayupe na sauti ya iliokuwa imeza kelele nyingine zote zaki kichwa ni muangu katika wakati ule niligundua kuwa mto haukimbi mto haunasi Kilatone lilalokuwa na mwelekeo wake Lakini yote yalikuwa ya kisafiri kwa umoja kwelekea kusikojulikana Tafauti ya mto uliokuwa na haraka ziwa linalotembea likuwa na tabia tafauti kabisa Nakumbuka nikisi mama kwenye ukingo wa ziwa Victoria wakati wa macheo Hapa, maji ya ihaya kuwa na haraka, ya likuwa tulivu, ya kitanda kama kiyo kikubwa ambacho, kilikuwa kimebeba rangi zote za anga, mchungwa za barua na dahabu. Kisima mambele ya ziwa ilile nilihisi udogo wangu ziwa lilionekana kutokuwa na mwisho Uwepo wa macho ulikuwa unakutana na maji ya kwa umbali Boti ndogo za wavia za wavuvi zilikua zikionekana kama vitone vyeusi venye bahari ya dhahabu utulivu wa ziwa ni tafauti na utulivu wa chumbani ni utulivu wenye nguvu, yani powerful silence ni hali inayokulazimisha kutulia na kusikiliza sauti ya moyo wako mwenyewe Siwezi kusahau wakati nilipoamua kufuwa viyatu na kuingiza migu yangu undani ya maji ya mtu ulikuwa ubaridi uliostusha muili kwa sekunde ya kwanza lakini kisha ukageuka kwa kuwa fufaraja. Nilihisi mchanga wa vijiwe vidogo vikisikumwa na kasi ya maji nchini ya nyayo zangu. Kuna kitu cha kipeke kina chotokea unapoingiza mwili wako kwenye maji ya asili. Unahisi kuwa sehemu ya mzunguko wa dunia maji yale yaliokuwa ya kipita miguu muangu labda yalitoka kwenye vile vilele vya mlima siku kadha ilizo pita Nena yangefika bahari ni wiki kadhaa zijazo Kua pepale, kuna katika ule wakati, uli niunganisha na historia ya dunia kwa namna ambayo siwezi kueleza kwa maneno mepesi. Kutembelea mto na ziwa kulini fundisha mambo matatu makubwa, kuhusu maisha. Ya kwanza ni uvumilivu, mto hu haupigiani na jiwe lililo mbele yake. Unazunguka, unapita chini, au unapita juu Unasonga mbele bila kujali kikwazo Hii ilinifundisha kuwa katika maisha silazima tupigane na kila kizuizi kwa nguvu Wakati mungine kutililika ndiyo njia bola ya kufika unakokuenda Yapili nijifunza kujitafuta ziwa linifundisha kuwa na kiyom cha ndani kama maji ya kiwa na fujo Uwezi kuona nchini Lakini maji ya kitulia unaweza kuona samaki, mawe na uzuri.

Uchaguzi wa mavazi kwangu siyo tu swala la kunifunika mwili. Ni lugha ya kimia inayoitumia kuzungumzia ulimwengu kuhusu mimi na nani. Ninajisikiaje, najihishimuje, mazingira niliopo. Mavazi ni kama ngozi ya pili, na ni jinsi ninavyo chukua, ninavyo chagua kuivaa na inaathiri kwa kiasi kikubwa utendaji wangu wakazi. Kujiamini kwangu na hata jinsi ninavyo ni navyo ingiliana na watu wengine. Ili ku siri kubwa ya uvaaji wangu ni inaanza na neno moja, faraja. Nimejifunza kupitia makosa mengi ya zamani kwamba hata nguo iwe ya gharama gani. Au iwe na neno ikuwe na nembo maruhufu kiasi gani. Kama haina hau hainikai vizuri au inanifanya nijihisi nimebanwa. Basi nguo hiyo haina dhamana kwangu. Ninapenda nguo zinazo ni ruhusu kupumua. Napenda vitambaa asili kama pamba, kitani au sufu. Vitambaa hivi vina uhusiano wakipekee na ngozi. Haviniwashi, vinanipitisha hewa na ku vinanifanya nijihisi niko huru iwe ni wakati wa joto, kali la mchana au ubaridi wa siku. Kwangu urembo huanza pale unapojisikia uko nyumbani ndani yangu uliovaa Ninapokuwa kwenye mazingira ya kazi au mikutano muhimu. Mimi ni muumini wa mitindo wa smart kashu Sipendi sana ule uvaaji rasmi uliopitiza. Ni lakini pia siendi kazini nikiwa ni melegea. Chaguo langu chaguo langu la kila siku hua ni Ninaanza na suruali za vitambaa yaani chinos. Napenda rangi za za arthi kama vile kaki, kijivu, kilichochukolea au bluu ya bahari. Hizi ni suruali zinazotoa ishara ya waledi lakini bado zina ule urahisi wakutembea. Mashalti ya ya mikono mirefu maramingi mimi hupenda ku kuyakunja mikono hadi yawe viwiko. Hii kwangu ni ishara ya ukotayari kufanya kazi. Napenda rangi ya tulivu, yaani pistol colors au mishari midogo midogo inayo inayovutia bila kupiga kelele. Mavazi ya haya ya nanifanya nijiamini mbele ya watu nikijua kuwa ninaonekana zaifu bila kuonekana kama ninajaribu sana. Yaani trying hard. Kuvutia hisia za watu rangi. Rangi zina zina zinasaikolojia yake. Na mimi huzingatia kila kila sana huzingatia hilo sana. Kabati langu limejaa rangi inayo zinazo tuliza akili. Kama vile bluu. Hii ndiyo rangi yangu kuu. Inanipa hisia ya uaminifu na utulivu kwa bahari. Na ninarangi ingine ya weupe. Napenda weupe kwa sababu unaniwakilisha usafi na mwanzo mpya. Shati nyeupe lililo vizuri linawezo wakubadilisha siku yangu nzima. Pia napenda rangi za asili. Kazile earth tons. Kijani cha misituni, kahawia na rangi ya mchanga. Rangi hizi zinanifanya nijihisi nimeunganishwa na ardhi na mazingira ya nayo nizunguka. Sipendi rangi zinazopiga kelele sana yaani fluorescent colors Isipokuwa tu kama niko kwenye mazowezi ya kukimbia usiku kwa ajili ya usalama. Na penda urembo unaujitokeza kwa unyenyekevu. Na wiki inayoposha uvaaji wangu unabadilika na kuwa mweupe mwepesi zaidi. Hapo ndipo unaponikuta na jeans bora. Mimi ni mtu wa jeans zilizo pasuka zilizo pasuka sana. Nimependa jeans imara ya rangi ya bluu ili yokolea inayokaa vizuri mwilini. Pia napenda sana tishati bora za pamba.

Lengo la muda mrefu kazini sio tu safari ya kupanda madaraja ya kiofisi au kuongeza tarakimu kwenye mshahara wangu. Kwangu mimi ni safari ya kutengeneza athari ya kudumu, yani lasting impact. Na kuwa muhimili wa mabadiliko chanya katika sekta ninayofanya kazi. Ninapofumba macho na kufikiri miaka kumi ijayo, sioni tu ucheo kikubwa kwenye mlango wa ofisi yangu mbali naona mfumo uliostawi kwa sababu ya mchango wangu Lengo langu kuu la muda mrefu ni kuwa kiongozi ambaye hashurutishwi kwa watu kufanya kazi mbali anayewapa mskumo wa kutaka kufikia makubwa Tanataka kuwacha alama kama kiongozi alieweza kulea vipaji vipya Siamini katika uongozi wakutoa amri Naamini katika uongozi wakishujaa Lengo langu ni kufika kufikia nafasi ambapo Naweza kuunda sekta na tamaduni za kazi zinazo thamini utu, ubunifu na usawa Nataka kuwa yule mtu ambaye watu wakitaja jina lake miaka mingi baadae ya kustaafu wanasema yeye ndie alieniamini wakati mimi mwenyewe sikuwa najiamini. Hii ndiyo lengo langu la juu kabisa la kistaarabu. Katika ulimwengu unaobadilika haraka teknologia haraka teknolojia, lengo langu ni kutobaki nyuma. Nataka kuwa the go-to person wakati eneo langu la utaaluma Hii ni maana ya kueka maelfu ya saa katika kujifunza kufanya majaribio na pengine hata kufanya makosa yatakayo nifunza zaidi Sitosheki tu na kufanya kazi inayo inavyo takiwa Nataka kuelewa kwanini tunafanya tunachofanya na jinsi ya kukifanya kwa ufanisi zaidi kwa kutumia teknolojia mpya kama akili bandia au na mifumo ya kisasa ya usimamizi Lengo langu ni kuwa mchangiaji wa maarifa Labda kupitia uandishi wa vitabu vya kitaaluma vya kitaalamu kutoa ni mihathara au kuandika machapisho ya utafiti yatakayo nisaidia kikazi Kijazi kizazi kijacho cha wafanyakazi katika sekta yangu kazi kazi nyingi hupotea pale mfanyikazi anapoondoka na hilo ni kosa ambalo sitaki kulifanya. Lengo langu la muda mrefu ni kujenga mifumo na taratibu. Yaani processes ambazo zinaweza kujiendesha zenyewe hata kama mimi sipo. Nataka kuimarisha ufanisi wa kampuni au shirika langu kwa kuanzisha mbinu na kazi zinazopunguza urasimu, yaani urasimu usio na lazima na kuongeza tija. Nataka kuwacha legacy ya ufanisi. Hii inajumuisha kuweka mifumo ya kidigitali, kuboresha minyororo wa thamana na kuhakikisha kuwa rasilimali zinatumika kwa uadilifu wa hali ya juu. Kwangu mimi mafuniko mafanikio ni pale mradi ilio ulio uanzisha unapoendelea kutoka ngutoa matunda miaka ishirini ijayo moja ya malengo yangu ya muda mrefu ambayo watu wengi huchelewa kuyagundua ni kufikia hali ya uiano kikamili Nataka kufika ku hatua ambapo mafanikio yangu kazini hayajali kwa hayaji kwa garama ya afya yangu au akili au mahusiano yangu ya kifamilia Lengo langu ni kufundisha na kuonyesha kwa vitendo kwamba ninaweza inawezekana kuwa mfanyikazi mwenye bidii sana na bado ukawa babu au mama bora Rafiki mwaminifu na mtu mwenye afya njema Nataka kusaidia kubadilisha utamaduni wa hustle culture Unaochosha watu na badala yake kukuza utamaduni wa kazi yenye akili Yaani smart work Inayojali usawa wa mfanyika.

Kujitunza kwangu siyo tukio la mara moja au jambo la anasa ninalofanya ninapokuwa na pesa zaidi. Ni thamu ya kila siku. Ni ahadi takatifu niliojiwekea ili kuhakikisha kuwa chombo changu yani mwili akili na roho kiko katika hari bola ya kutumikia dunia. Katika ulimwengu huu unaokwenda kasi ambapo kila mtu anadai muda wako na nishati yako nimegundua kuwa usipojitunza mwenyewe hakuna chochote cha kuwapa wengine. Mwili wangu ndiyo gari pekee ninalo na kusafiria katika maisha yangu. Hivyo na upa kipaombele kikubwa Kujitunza kimwili kwangu huwanza na usingizi Nimeacha tabia ya kujivunia kukesha nikifanya kazi Nimegundua kuwa saa saba hadi nane za usingizi nzito ndizo zinazo zinazo unda ubunifu wangu wa kesho yake Pia ni chakula ni chakula, sili tu iki ili kushiba nakula ili kuupa mwili ni shati Nimeanza kuwa na urafiki wa karibu na maji kunywa glasi kadhaa maji kila siku kumebadilisha ngozi yangu ya kiwango changu cha umakini Pia mazoea mazoezi kwangu si lazima yawe ya kunyanyua viuma vizito jim Hata kutembea kwa dakika tarathini kwenye hewa safi ya asubui kuna tosha kuamsha mzunguko wangu wa damu. Ninapofanya mazowezi na uishi ushawishi mwili wangu kunishukuru kwa kila hatua ninayopigia. Katika zama hizi za taarifa nyingi, akili yangu mara nyingi hulemewa. Ili kujitunza kiakili nimeanza mfumo wa digital detox. Kila siku nina muda maaluma mbapo nazima simu na vifaa vyote vya elektroniki, huu ni muda wa ukimia. Nafanya ninakatika ukimia huo nasoma kusoma vitabu si tu kupata maarifa Bali ni namna ya kuipa akili yangu likizo kutokana kutoka kwenye kilele za mitandao za kijami Pia nimejifunza sana sanaa ya kusema hapana kusema hapana kwa mialiko au kazi zinazozidi au uwezo wangu ni njia ya kuulinda amani yangu ya akili. Nimeacha kujaribu kuwa kila mahali kwa ajili ya kila mtu. Badala yake nimechagua kuwa mahali nilipo kwa asilimia moja. Hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi wanasahau. Kwangu, kujitunza kihisia kuna husisha kuandishi wa sajara, yani journaling. Kila mwisho wa siku, ninakana kuandika hisia zangu. Iwe ni hasira, furaha au wasiwasi. Kitendo cha kutoa mawazo kichwani na kuyaweka kwenye kurasa ni kama kufungua vali ya sinikizo. Nikifanya, kunifanya nihisi mwepesi. Pia nimezungukwa na watu wanaonijenga. Sehemu ya kujitunza ni kuchagua marafiki ambao baada ya kukutana nao, unajihisi una nguvu zaidi na siyo umechoka Ninajiruhusu kulipa kulia ninapokuwa na huzuni na kucheka kwa sauti ninapofurahi Sitaki tena kuficha hisia zangu chini ya kuzuli, ya zulia, kukubali udhaifu wangu, ndiyo kunaonipa nguvu za kusonga mbele kiroho hapa haimaanishi tu dini, mbali ni muunganisho wangu na ulimwengu na kusudi langu la kuwepo Kila asubuhi kabla ya kuwanza vurugu za siku, natengeneza dakika kumi za kutafakari au kusali Hapa ndipo ninapopata nanga yangu. Nafanya mazowezi ya shukurani. Kila siku natafuta mambo matatu madogo ambayo yana kushukuru. Labda ni tabasamu la mgeni, labda ladha ya kahawa yangu au hewa ninayo pumua. Hii inabadilisha mtazamo wangu kutoka kwenye kile nina.

Changamoto kazi sio tu vizuizi vinavyochelewesha mafanikio, bali kwangu ni kama darasa ngumu ambalo, kila somo linakuja na maumivu ya ukuaji. Ninapofikiria kuhusu safari yangu ya kitaaluma, naona mfululizo wa milima ambayo nimelazimika kupanda. Changamoto hizi zinaniandama mimi haziniandami mimi pekee yangu. Lakini jinsi zinavyonipokea na kubadilisha na kabiliana nayo Ndiyo kunakofafanua uimara wangu Hii ni changamoto ya kwanza ninayopatana nayo ni msawazo kati ya ubora na muda Yaani ile tunayosema quality na versus speed dilemma Hii ni changamoto yangu ya kila siku katika ulimwengu wa sasa, kila kitu kinahitaji kinahitajika jana. Kuna shinikizo kubwa la kutoa matokeo kwa kasi ya ajabu. Hata hivyo, mimi ni mtu ninayependa ubora na usahihi, yaani perfectionism. Mara nyingi najikuta katika mapambano ya ndani Je, nitoe kazi haraka ili nifikie muda uliopangwa, yani deadline au, nichukue muda zaidi ili kuhakikisha kazi haina dosari hata kidogo shinikizo hii inaweza kuleta msongo wa mawazo Hasa pale rasilimali zinapokuwa zinapokuwa chache Lakini matarajio ya mabosi ya au wateja yanakuwa juu sana Nimejifunza kuwa usimamizi wa muda si tu kuhusu saa bali ni kuhusu kusimama kusimamia matarajio ya watu wengine Huku nikilinda viwango vyangu vya kazi ya pili changamoto ya pili ninayopatana nayo ni mabadiliko ya haraka ya kiteknolojia Kila ninapoamka, kuna programu mpya, mfumo mpya wa kidigitali, au mbinu mpya ya akili, yaani akili bandia Inayoningia sokoni, changamoto hapa ni uchovu wa uchovu wa kujifunza, yaani learning fatigue Inatisha kufikiria kuwa ujuzu uliotumia mwaka jana unaweza kuwa umeanza kupitwa na wakati leo kazini nalazimika kukimbizana na mabadiliko haya huku nikiendelea kutengeneza kutekeleza majukumu yangu ya msingi Hii inamanisha lazima nitumie muda wangu wa ziada kusoma na kufanya majaribio ili nisibaki nyuma ni changamoto linalonihitaji akili inayo akili, inayo nyumba nyumbukia, yani flexibility, lakini wakati mwingine inachosha kuhisi kuwa hufiki kikomo cha kujua kila kitu. Changamoto ya tatu ni mawasiliano na migongano ya tabia, yaani human dynamics. Kazini siko pekee yangu. Ninazungumza na watu wenye malezi, mitazamo na tamaduni tofauti. Changamoto kubwa ni kuwasiliana ni mawasiliano yasiyo na tija. Wakati mwingine, tunatoa mawazo nzuri lakini inaeleweka vibaya au unakutana na mfanyikazi mwenzako ambaye ushirikiano wake ni mgumu kuthibiti hisia, yaani emotion intelligence, ni mtihani wa kila saa Kuna wakati ambapo, lazima nimeze hisia yangu ili kulinda amani ya ofisi au lazima niwe na ujasili wa kusema ukweli mgumu kwa mtu aliyenishinda cheo kupata lugha halisi ya kumridhisha kila mtu huku ukisimama ukisimamia ukweli wa kitaaluma ni sanaa ya kurembesha kuta ambayo inahitaji uvumilivu wa hali ya juu Leo hii, mchangamoto za ya tatu ni msongamano wa majukumu, yaani information overload Leo hii, kazi haishi ofisini barua pepe, jumbe za whatsapp, za kazi, za kikazi, na simu za dharura zinazoingia hadi nyumbani changamoto yangu ni kilele ya za kidigitali najikuta nikijaribu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, yaani multitasking Jambo ambalo tutafiti zinasema linapunguza ufanisi ni vigumu kupata muda wa kazi.

Kuongeza uzarishaji yaani productivity kwangu siyo tu swala la kufanya kazi nyingi zaidi ndani ya muda mfupi. Bali ni sanaa ya kusimamia nishati yangu. Umakini wangu na vipaumbele vyangu ili kutoa matokeo yenye dhamani ya juu. Katika ulimwengu huu, uliojaa usumbufu wa kila namna, nimegundua kuwa na shughuli nyingi, yani being busy, ni tafauti kabisa na kuzalisha, yaani being productive, yani kuwa being productive. Mbinu yangu ya kwanza ninaetumia hili kuzalisha ni sheria ya kula chura Yani eat the frog binu yangu hii ya kwanza ni namba moja ya kuongeza uzalishaji huanzia asubuhi na mapema Nimejifunza kuwa kila moja wetu ana kazi moja ambayo anaogopa kufanya ile kazi ngumu inayochosha au inayohitaji kufikiri sana huo ndiyo chura wangu Badala ya kuwanza siku kwa kujibu barua pepe ndogo ndogo au kufanya kazi rahisi Mimi hushambulia kazi ngumu za kwanza, zaidi kwanza Ninapomaliza kazi hiyo nzito kabla ya saa nne asubuhi akili yangu hupata ushindi wa kisaikolojia Hii inanipa msukumo yaani momentum wa kazi zingine zilizobaki kwa wepezi na furaha Nikijua kuwa jambo ngumu zaidi tayari limekwisha Siamini katika orodha ndefu ya mambo ya kufanya Yani to-do list peke Naamini katika kupanga muda kwenye kalenda yangu Mimi hutumia mbinu yaani team blocking ambapo natenga muda maalumu kwa ajili ya kazi mahususi mfano saa mbili za kazi nzito Yani DeepWalk, hapa si simu inakambali, notification zote zinazimwa na nazama ndani ya mradi moja bila kusumbuliwa saa ya utulivu, ini ya ni ile admin hour, huu ndiyo muda wakujibu barua pepe kufanya simu na kupanga mafaili Kwa kufanya hivi nauepuka mtego wa multitasking Nimegundua kuwa akili yangu inafanya kazi vizuri zaidi Inapo elekezwa kwenye kitu kimoja kwa wakati moja kuliko kurukaruka kutoka kazi moja kuelekea nyingine Uzarishaji kwangu unategemea sana uwezo wangu wa kulinda umakini yani attention katika ofisi ya kisasa, usumbufu uko kali mahali, uko kila mahali Ili kukabiliana na hii nimeunda mazingira ya ushindi ya kwanza, ninaweka simu mbali simu naitenga mbali na macho yangu Wakati wakazi nzito ni kiona notification umakini wangu hupotea kwa sekunde ishirini na inachukua dakika kadhaa kurudi kwenye hali ya awali ya kufikiri Napenda kutumia sauti za asili au muziki usio na maneno na ambalo hunisaidia kuingia kwenye hali ya flow Nime wambia wafanyekazi wenzangu na marafiki nyakati ambazo sipatikani isipokuwa kwa dharura kubwa kueka mipaka hii, hunisaidia sana kuokoa saa nyingi ambazo zingipotea kwenye mazungumzo yasiyofa tija. Watu wengi wanafikiri kuwa kufanya kazi saa nne mfululizo bila kusimama ndiyo uzalishaji. Kwangu, hiyo ni njia ya kukea kuelekea kwenye uchovu wa akili. Mimi hutumia mbinu ya para ya pomadora nafanya kazi kwa dakika hamsini kwa umakini mkubwa kisha na pumzika kwa dakika kumi Wakati wa mapumziko hayo na ninasimama nanyoosha misuli na kunywa maji au ninaangalia nje ya dirisha hali hii inaniruhusu inaruhusu akili yangu kupoa Ninaporudi kwenye meza ya kazi baada ya dakika kumi Ninakuwa na nguvu mpya na.

Uchaguzi wa rangi ni zaidi ya upendeleo wa macho. Ni kio cha nafsi na namna tunavyotafsiri ulimwengi unaotuzunguka. Kwangu mimi, kuna rangi moja ambayo imekua ikiniongoza. Kunifariji na kunipa msukumo tangu utotoni hadi sasa. Rangi hiyo ni blue. Ususan ile rangi ya blue ya kina. Inayojulikana kama royal Blue au Deep Ocean Blue Kabla sijaeleza ninaiona wapi ni muhimu kueleza kwa nini rangi hii inateka hisia zangu Kwangu, blue inawakilisha vitu vitatu, vikubwa utulivu, uaminivu na upeo usio na mwisho katika ulimwengu huu uliojaa kelele za mambo yanayokwenda kasi, blue ni rangi inayoniambia tulia vuta pumzi. Ni rangi isiohitaji kupiga kelele ili ionekane. Ina mamlaka ya kimya. Ninapoiona mapigo ya moyo wangu yanatulia na akili yangu inapata nafasi ya kufikilia bila shinikizo. Ni rangi ya hekima inayotokana na utulivu wa ndani mahala pa kwanza pa wazi kabisa ninapoiona rangi hii ninapotazama juu Hakuna kitu kinachonifanya nihisi uhuru kama anga ya blue lililowazi wakati wa mchana likiwa halina wingu hata moja Ninapotazama angani, anga hilo, si tu rangi, ninaona uwezekano usio na mwisho Inanikumbusha kuwa matatizo yangu ni madogo sana, ikilinganishwa na ukubwa wa ulimwengu Anga la blue linanifundisha kuwa na mtazama mpya, yaani the big picture Naona rangi hii asubuhi jua inapopanda Ikibadilika kutoka blue hafifu hadi kua nzito na yenye nguvu Ikinitia moyo kuwa, kila siku mpya ni ukurasa mweupe wa kuandika hadithi yangu mahala pengine pa ajabu ninapoona rangi hii ni kwenye maji Iwe ni baharini au kwenye ziwa tulivu Lakini blue ya maji ni tofauti na ya angani Hii blue yenye siri Ninaposimama ukingoni mwa bahari na kutazama maji ya blue yaliokolea Nahisi nguvu ya asili maji haya yanawakilisha hisia zetu yanaweza kuwa tulivu kama kioo au yenye nguvu kama mawimbi rangi ya blue ninayoipenda hapa inaunganisha na asili Inanifundisha unyenyekevu naona rangi hii kwenye kilele cha wimbi kabla halijavunjika na kuwa povu jeupe na kila ninapoiona nakumbushwa kuwa ndani ya kila moja wetu kuna kina kirefu cha maarifa na hisia ambacho bado hakijagunduliwa katika maisha yangu ya kila siku, rangi ya blue ndiyo inayotawala kabati langu la nguo Ninapovaa shati la blue na suti ya rangi ya blue iliokolea, yaani navy blue Najihisi nimejawa na kujiamini Naona rangi hii kwenye meza yangu ya kazi Labda ni kalamu yangu ya blue iliozoea au folder langu la kazi katika mazingira ya kazi, blue inanipa nithamu Inanifanya nionekane najihisi kuwa mtu mwenye msimamo na anayeweza kuaminika ni rangi inayojenga madaraja ya mawasiliano Ninapokuwa kwenye mkutano na kuona rangi hii nahisi mazingira yamejaa waledi na ushirikiano Kuna muda malumu wa siku unaoitwa The Blue Hour ule muda mfupi baada ya jua kuzama lakini kabla ya giza kamili kuingia huu ndio wakati wangu namba moja wa kuona rangi hii ikiwa katika ubora wake wa juu kabisa katika wakati huu ulimwengu mzima unapaa kwa rangi ya blue.

Ndiyo, nimekua nikifikiri kuanzisha biashara yangu mwenyewe kwa muda mrefu sasa. Siyo tu kama njia ya kujitaftia kipato cha ziada, mbali kama jukwaa la kuleta mabadiliko, kutoa suluhisho kwa matatizo yanayo nisumbua, ya nayosumbua jamii yetu, na kujenga urithi yani legasi ambayo utabakii hata baada ya mimi kuondoka. Wazo lakua mjasili ya mali kwangu si safari ni safari ya kusisimua yenye changamoto na inayohitaji ujasili wa hali ya juu katika dakika kadhaa zifuatazo, wacha ni kupe tafakari Nitakushirikisha kwa kina ni nini kinachonisukuma kuanzisha biashara ya ndoto yangu na hofu ambayo nimekua nikizungu shugurikia ili kufikia hatua ya kwanza Kila mara ni napotazama mazingira yangu Sioni tuu matatizo naona fusa zilizojificha msukumo kwa wangu wakuanzisha biyashara Unatokana na hamu ya kuwa na udibiti wa maono yangu Nikiwa muajiriwa mara nyingi natekeleza maoni ya watu wengine Ingawa na jifunza mengi Kuna sauti ndani yangu inayoniambia kuwa Nina uwezo wa kuunda mfumo wangu mwenyewe kuanzisha misingi ya kimaadili hadi tamaduni za kazi Pia natamani uhuru wa kiubunifu katika biashara yangu hatu takua na urasimu wa kunizuia kujaribu mawazo mapya Nataka kutengeneza mazingira ambayo makosa ya naonekana kama masomo ya na ambapo kazi kazi ya kutekelesaji ni kipaumbele Zaidi ya yote nataka kutengeneza na fasi ya kazi Hakuna kitu kinachoni pafuraha kama wazo la kuwa sehemu ya suluhisho la ukosefu wa ajira kwa vijana wenzangu Ninakua nikitafakari kuanzisha biashara inayohusu teknolojia ya kilimo, yani Agritech, au mishu mishu misha uli ya kitaalumu cha ubunifu, yani Innovative Hub. Na pengo kubwa katika wazalishaji wavijiji ni soko la kisasa la mjini. Wazo langu ni kutengeneza jukwaa la kidijitali ambalo haliu hali halita wasaidia tu wakulima wakulima kuuza mazao yao kwa bei ya haki mbali pia litawapa tarifa za kitaalamu kuhusu hali ya hewa na mbiu mbinu zote za kilimo kwa kutumia simu zao za mikono Nataka kuona biashara yangu ikiunganisha nguvu za asili, yani athi na nguvu za sayansi, yani teknolojia. Hii siyo wazo la kupata faida pekee, ni wazo la kuleta mapinduzi katika sekta ambayo ni utu wa mgongo wa nchi yetu. Sita sema kuwa safari hii ni rahisi Nimekua na hofu nyingi zinazo nirudisha nyuma mara kwa mara changamoto ya kwanza ni mataji kuanzisha biashara kuna hitaji rasilimali, fedha na mari nyingi na mari, mara nyingi wazo mzuri hua hukwama kwa kukosa fedha za kuanzisha Lakini nimejifunza kuwa mtaji wa kwanza ni wazo na uaminifu Hivyo nimeanza kuweka akiba kidogo kidogo na kutafuta wa shirika wenye maono kama yangu hofu nyingine ni hofu ya kushindwa Fear of failure Inatisha kuacha salama kwa mshahara wa kila mwezi na kuwanza kwenye bahari ya kutojulikana Lakini ni kitafakari kwa kina Nimegundua kuwa kushindwa kubaya zaidi ni kushindwa kujaribu Nimeanza kujijenga kuimara wa ki psycholojia Yani mental resilience Hii ikishindwa ni amke.

Motisha kazini sio tu swala la kusubiri mshahara mwisho wa mwezi au kupata sifa kutoka kwa wakubwa wa kazi. Kwangu mimi, motisha ni injini ya ndani. Ni ile nguvu inayonisukuma nitoke kitandani asubuhi nikiwa na shauku. Hata kama najua kuwa mbele yangu kuna changamoto nzito. Ni mchanganyiko wa kusudi, ukuwaji na nafsi na hamu ya kuwacha alama chanya katika maisha ya wengini. Ili kukueleza kwa kina ni hasa, ni nini hasa kinachonifanya niendele kupambana na hali ile ile kila siku, nitakushirikisha nguzo kuu tano zinazo unda motisha yangu. Ambazo zimekuwa dira yangu katika safari ya kitaaluma. Kitu ya kwanza ni hisia ya kusudi Yaani a sense of purpose Kitu kikubwa kinachonipa kinachonipa motisha ni kujua kuwa kazi yangu ina maana. Sifanyi kazi ili tu kukamilisha ratiba au kujaza mafaili nafanya kazi kwa sababu ninaamini kuwa mchanganyo mchango wangu ni kiungo muhimu katika mafanikio ya kitu kikubwa zaidi ninapoona matokeo ya juhudi zangu ni akitatua tatizo la mteja na nikiashirikisha kazi ya mfanyikaji mwezangu au kukichangia katika malengo mapana ya kampuni nahisi kurithika sana ile hali ya kujua kuwa leo kuna jambo limekuwa bora kwa sababu nilikuwepo ofisini Ndiyo inayojaza tanki langu la motisha. Kwangu kazi ni huduma na kila huduma inayotolewa kwa ubora huleta utimilifu wa moyo ya pili ni uchu wa kujifunza na kukuwa, yaani the hunger of growth. Mimi ni muumini mkubwa wa kanuni kwamba, siku unayoacha kujifunza ndiyo siku unayoacha unayoanza kufifia. Kazini motisha yangu inatokana na fursa ya kujichanga moto na na kupanua uwepo wangu wa maarifa Ninapo pewa mradi mpya ambao sijanyanyua hapo awali badala ya kuogopa mimi husisimuka. Naona hiyo kama nafasi ya kujifunza ujuzi mpya kuelewa mifumo mipya na kuimarisha misuli yangu ya kutatua matatizo ule mchakato wa kutoa kutoka kwenye hali ya kutokujua na kufika hatua ya kuita kuu itawala mada fulani unanipa hamasa isio na kifani. Kazi kwangu ni darasa na mimi ni mwanafunzi wa kudumu ambaye nafurahia mchakato wa kuwa toleo bora zaidi katika kwa zaidi kila kukicha. Ya tatu, ni nguvu ya ushirikiano na timu yaani collaboration and team spirit. Hakuna mwanadamu alie kisakisiwa na motisha yangu inachochewa na sana na watu ninaofanya kazi nao. Kuwa sehemu ya timu yenye maono, watu wanaosaidiana na mazingira yanayothamini mawazo ya kila mmoja ni jambo linalonifanya nijihisi niko mahala salama. Motisha yangu huongezeka maradufu, tunapokaa pamoja kama timu tukibadilishana mawazo, yaani ile hali ya brainstorming, na kutafuta suluhu kwa pamoja. Ile hali ya umoja ni nguvu inanipa moyo kwamba hata mlima uwe mrefu kiasi gani, tukiwa pamoja tutavuka. Kuona mwenzangu akifanikiwa na mimi kuwa sehemu ya mafanikio yao au kupanda kupata bega la kunitegemezea ninapokwama, Kuna nipa amani na nguvu kuendelea kutoa asilimia mia moja ya uwezo wangu. Ya nne ni utambuzi na kuthaminiwa Yaani recognition and feedback Ingawa nimesema ni shahara sio kitu kikuu, Sio kitu, si kila kitu ni kweli kwamba bidadamu yoyote anahitaji kujisikia anathaminiwa motisha yangu inapata nguvu, mpya ninapopata mrejesho, yani feedback, chanya kuhusu kazi yangu.

Kupata mafunzo mapya kazini kwangu siyo tu swala la kuongezea cheti kingine kwenye wasifu wangu. Bali ni uwekezaji wa makusudi katika kile ninachokiita uchu wa maarifa. Katika ulimwengu wa sasa, unaobadilika kwa kasi ya mwanga, kubaki na ujuzi ule ule wa mwaka jana ni sawa na kuanza kurudi nyuma. Ninatamani mafunzo yatakayonijenga katika nyanja tatu kuu uwezo wa kiufundi, wa kisasa, uongozi wa kihisia na usimamizi wa kimkakati dakika kadhaa zijazo, wacha nikupe maelezo ya kina Nitakushirikisha maneno mahususi ya mafunzo ambayo ninaamini yatabadirisha kabisa utendaji wangu na kuongeza thamana ya kipekee katika shirika langu la kwanza ni napenda mafunzo ya akili bandia na uchambuzi wa data Yaani ile tunaiita kwa lugha ya kiingereza AI and data Analytics tuko katika mapinduzi ya nne ya viwanda na siwezi kufumba macho mbele ya nguvu ya teknolojia. Mafunzo ya kwanza ninayotamani ni yale yanayohusu matumizi ya akili bandia. Katika kazi yangu za kila siku, nataka kuelewa jinsi ya kutumia zana ya kisasa kuhahisisha michakato ya kazi. Kuongeza kasi ya utendaji na kupunguza makosa ya kibinadamu Pia natamani mafunzo ya kina ya uchambuzi wa data katika ngazi yoyote ya maamuzi, twakwimwi hazidanganyi Nataka kujifunza jinsi ya kusoma lugha ya namba jinsi ya kutambua mienendo ya soko kupitia data na jinsi ya kuwasilisha taarifa hizo kwa namna inayoeleweka na kuchochea hatua mafunzo haya yananiondoa kwenye kufanya maamuzi ya hisia na kunipeleka kwenye kufanya maamuzi yenye ushindi wa kisayansi ya pili nii ni ninapenda uongozi wa akili ya kihisia ile tunasema kwa kizungu emotional intelligence Yaani EQ watu wengi hufundishwa jinsi ya kuwa mameneja Lakini wachache hufundishwa jinsi ya kuwa viongozi Napenda kupata mafunzo ya kina kuhusu akili ya hisia Yaani EQ kazini kazini tunakutana na migogoro shinikizo la muda na watu wenye haiba tafauti Mafunzo haya yananisaidia kuelewa hisia zangu kwanza na kisha kuelewa hisia za wengine ili kujenga mahusiano yenye tija Nataka kujifunza sanaa ya mawasiliano ya ushawishi Yaani persuasive communication jinsi ya kuwasilisha wazo langu mbele ya board au timu yangu kwa namna inavyovutia na kuungwa mukono uongozi siyo kutoa amri ni kujenga ushawishi Mafunzo ya EQ ya yananifanya niwe kiongozi anayeweza kulea vipaji kutatua migogoro bila kuwacha majeraha na kutengeneza mazingira ya kazi ambapo kila mtu anajihisi kuthaminiwa ya tatu ni usimamizi wa miradi na mbinu za angile kazi nyingi ninazofanya sasa ni za kimradi Hivyo mafunzo ya usimamizi wa miradi yaani project management kwa hususan mbinu za kisasa kama vile agile na scrum ni kipaumbele changu Mara nyingi miradi hukwama kutokana na ukosefu wa mipango thabiti au kushindwa kubadilika na haraka pale changamoto zinapojitokeza Mafunzo haya yananifundisha jinsi ya kupanga rasilimali kama vile watu, muda na fedha kwa ufanisi zaidi Nitajifunza jinsi ya kugawanya miradi mikubwa katika vipande vidogo vitakavyokelekeza na jinsi ya kufanya thamini ya hatari, yaani risk assessment.

Ununuzi kwangu sio tu kitendo cha kubadilisha fedha na bithaa ni ukuekezaaji katika ubora wa maisha, maarifa na uzoefu ambao utabaki nami kwa muda mrefu. Katika ulimwengu huu ambapo kuna bitha nyingi zinazovutia macho, nimejifunza kuwa mteuzi wa kuelekeza nguvu zangu kwenye vitu vilivyo lisha akili yangu. Ninavyo rahisisha kazi yangu na vinavyo tunza afya yangu Kwa dakika kadhaa zijazo, wacha nikupe maelezo ya kina Nitakushirikisha mambo maku manne ambayo napenda kununua zaidi na kwanini vitu hivi vina dhamini ya kipeke katika maisha yangu mambo ya kwanza ni na kitu cha kwanza ni nachopenda kununua ni maarifa hivi ni vitabu na kozi kujiongezea za kujiongezea ujuzi kitu cha kwanza kabisa ambacho huwa sisiti kukitolea fedha ni vitabu Mimi ni muumini wa kanuni kuu kwamba akili ikipata chakula sahihi inaweza kutengeneza kila kitu kingine unachohitaji Ninapokuwa kwenye duka la vitabu nahisi kama niko kwenye mgodi wa dhahabu Ninapenda kununua vitabu ya kisikolojia, biashara, falsafa na wasifu wa watu waliofanikiwa Kwangu, kitabu ni kama kupata nafasi ya kukaa na mtaalamu wa kwa kadha na kusikiliza siri zake kwa gharama ndogo sana Pia, napenda kununua kozi za mtandaoni Ikiwa kuna ujuzi mpya unaweza kunifanya niwebora kazini au kuniongezea uwezo wa kufikiri, nitafanya juu chini ninunue. Huu ni ununuzi ambao huchakai maarifa unayopata yanakuwa sehemu ya nafasi yako. Ya pili ni teknolojia kazi ya kurahisisha kakozi zana ya kurahisisha kazi kama vile tools na not toys kundi la pili la vitu ninavyopenda kununua ni vifaa vya kiteknolojia Lakini hapa nina sheria moja sinunui teknolojia kwa ajili ya sifa au u digitali mbali nanunuwa zana zinazo zinazoongeza uzalizishaji Yani productivity tools Kwa mfano niko radhi kuokoa fedha kwa muda mrefu Ili ninunuwa computer yenye kasi kubwa simu zenye uwezo wa kusaidia kazi yangu au software zinazo rahisisha uchambuzi wa data Kwangu, kununua vifaa bora chakazi ni kununua muda. Ikiwa komputa bora, itaniyokolea saa moja kila siku ambayo ingepoteza kwa kukwamakwama. Basi kifaa hicho kimejilipia chenyewe. Napenda pia kununua vifava vidogo kama noise cancellation headphones ambazo zinanisaidia kupata utulivu wa kufikiri katika katikati ya kelele mjini. Ya tatu nini napenda kununua vifaa ya afya na lishe uwekezaji kwenye nchini yangu. Nimekuja kugundua kuwa na mali bila afya ni mzigo Hivyo napenda sana kununuwa vitu vina vioboresha ustawi wangu wa kimwili na kiakili Hapa nazungumzia chakula, bora, cha asili na virutubisho muhimu Baada ya kununua vitu vya haraka yani fast food Napenda kutumia fedha zangu sokoni kununua matunda, mboga, za majani na protein bora. Pia napenda kununua vifaa vya mazoezi. Iwe ni jozi ya viazi vizuri vya kukimbia yaani running shoes au vifaa vidogo vya kufanya mazoezi nyumbani. Kununua vitu kinachoni hamishisha kutoa jasho na kuimarisha moyo wangu ni ununuzi wa busara zaidi Ninaoweza kufanya Nibora kutumia fedha sasa na kwa ajiri ya kuzuia magonjwa kuliko kuzitumia baadae kwa ajiri ya kutibu Kwangu afya ni mtaji na kila shilingi inayowekeza hapo inanirudishia.

Kunywa maziwa kwangu sio tu kitendo cha kupata kinywaji au kujaza tumbo ni kama safari ya kurudi kwenye msingi ya lishe bora nahitaji nahitaji la mwili ninalo ambatana na utulivu wa nafsi na ni sehemu ya tamaduni yangu ya kila siku ambayo ni meikumbatia tangu utotoni ninapoulizwa kama napenda kunywa maziwa jibu langu si o tu ndio ya kawaida mbali ni uthibitisho wa mapenzi yangu kwa kinywaji hiki ambacho mimi nakiita dhahabu nyeupe ya asili katika dakika chache, wacha ni kufafanulie kwanini maziwa yana nafsi ya kipekee moyoni mwangu jinsi ninavyo adhili ustawi wangu na mazingira tofauti ninayopenda kuyafurahia mapenzi kwa yangu kwa maziwa yalianza miaka mingi iliopita Nilipovuta harufu ya maziwa iliyochemshwa akili yangu inasafiri mpaka nyumbani kwa bibi kijijini na kumbuka asubuhi tulivu ambapo maziwa yalikuwa Yanachemshwa kwenye jiko la makaa Yakitoa mvuke mwenye harufu ya kitamu na ya kipekee Kwangu, glasi ya maziwa ya moto ni kinywaji cha faraja Comfort yani comfort drink Wakati mwingine, maisha yanakua yanapokuwa na purukushani nyingi au siku inapokuwa ngumu glasi ya maziwa ya vuguvugu kabla ya kula inafanya kazi kama dawa ya kunituliza inanipa hisia ya usalama na utulivu ambao kinywaji kingine chochote hakiwezi kuitoa ni kinywaji kinacho niunganisha na asili yangu na kumbukumbu za thamana za utoto mimi mini mtu ninayethamini sana afya na maziwa ni muhimu mihimili mkubwa katika lishe langu Naipenda hisia ya kujuwa kwamba, kila ninapokunywa glasi ya maziwa naupa mwili wangu kastiamu kwa ajili ya kuimarisha mifupa yangu na meno. Kama mtu anayefanya kazi kwa saa nyingi na anayehitaji kuwa na nguvu, proteini iliyopo katika kwenye maziwa inanisaidia katika ukarabati wa misuli na kunipa nishati ya kudumu. Tofauti na vinywaji vingine, sukari nyingi au kafeini ambayo vinakupa nishati ya muda mfupi na kukuwacha umechoka baadaye, maziwa yananipa nishati ya wastani na yenye afya. Ninapokunyo maziwa asubuhi na hisi nimejawa na shibe ya kutosha ambayo inawezesha kuanza majukumu yangu bila kuhangaika. Na njaa mara kwa mara ni uwekezaji wangu wa kila siku kwa ajili ya uzee wangu Nikijua kuwa mifupa yangu inajengwa leo kwa ajili ya keshp sababu nyingine inayofanya nipende maziwa ni uwezo wake wakubadilika na kuenda na hali yoyote Napenda maziwa katika sura zake zote maziwa freshi, haya ni kwa ajili ya ratha halisi ya asili Hakuna kinachozidi glasi baridi ya maziwa ya fresh wakati wa mchana wa joto na kuna maziwa iliyoganda, yani maziwa mala ama yogurt Hapa ndipo ladha inapokutana na afya ya mfumo wa chakula Napenda maziwa ya mugando kwa ajili ya probiotics ambazo zinafanya nijihisi mwepesi na mwenye afya maziwa kwenye chai na kahawa Mimi ni muumini wa chai ya maziwa Yani milk tea maziwa yanalainisha makali ya chai au kahawa na kuleta ladha ya krimu inayofanya ni kinywaji kiwe na hathi nyingine kabisa uwezo huu wa maziwa kuwa kiungo katika mapishi mbalimbali kuanzia uji wa asubuhi mpaka kwenye keki Unafanya maziwa yawe bidhaa ambayo moja kwenye jofu langu Yaani rifrigilita mazingira yanayopenda zaidi kunywa maziwa ni wakati wa asubuhi na usiku.

Chumba ni nachokipenda zaidi nyumbani sio tu eneo la kijiografia ndani ya kuta nne ni kivutu kikitovu cha amani yangu Maktaba ya ndoto zaangu na mahali ambapo nafasi yangu inavua mask zote ya ulimwengu wa nje na kuwa mimi halisi Chumba hicho ni chumba changu cha kulala, yani bedroom Lakini kwa jinsi inavyoki inavyo kipenda na kukipamba kimegeuka kuwa zaidi ya mahala pakulala Kimekua hekalulangu la faraja Wacha niki ni kunikushirikishe Kat kwa nini chumba hiki kina nafasi ya kipekee moyoni ni mwangu na jinsi kila pembe ya chumba hiki inavyo changia katika ustawi wangu wa kiakili na kihisia Ninapoingia kwenye chumba changu, jambo la kwanza linaloni ninalopokea ni mwanga nili Nilikichagua chumbani hiki kwa sababu kinadirisha kubwa linalo tazama upande wa mashariki Asubuhi, miale ya kwanza ya jua inapoingia chumbani chumb chumba chote kinang'ara kinajaa rangi ya dhahabu inayovutia Mwangahuwa asili ni kama kengele ya asili inayoniamsha kuwa duni inayoniambia kuwa dunia imeanza na fulsa mpya zinaningoja vile vile hewa ndani ya chumba hiki ni tofauti Napenda kuwacha dirisha wazi kidogo ili kuruhusu upepo mwanana uingie Ukileta harufu ya nje ya kuondoa msongamano msongamano wa mawazo ya mchana kutwa Kwangu mawa mwanga wa na hewa safi ndiyo msingi wa kwanza wa amani ya moyo huezi kuwa na akili tulivu katika chumba chenye giza ya fujo katika chumba hiki kuna kitanda changu ambacho mimi nakii na kiita kisiwa cha usalama Hapa ndipo ambapo mvuto wa dunia unapo onekana kupo kupotea nimetumia muda mwingi kuchagua gondolo la na mashuka yenye ubora Kini kiamini kuwa unge uwekezaaji kwenye usingizi ni uwekezaji kwenye maisha Mashuka yangu ni ya pamba meupe na laini ya nanipa hisia ya usafi na uepesi Ninapojitupa kitandani baada ya siku ndefu ya kazi na hitikama nimebebwa na ma na mna mawingu hapo Hapo ndipo ninapopata nguvu mpya Si mahala pa kulala tu mbali ni mahala pa kusoma vitabu na nikivi ninavyo vipenda kabla ya ku yagiza kuingia na mahala pa kutafakari mafanikio na changamoto za kila siku. Upande moja wa chumba, karibu nadirisha, kuna dawati ndogo lambau, hii ndiyo corner yangu ya ubi ubunifu. Ingawa chumba cha chumba chumba chakulala kinapaswa kuwa na pumzik za chakupumzika, nimegundua kuwa asubuhi na mapema, akili yangu inakuwa na nguvu ya ajabu ya kuwa ya kuwaza mambo mapya. Dawati hiili na kitabu vichache vinavyorejesha vina violejelea mara kwa mara kalamu yangu ya bahati na mmea mdogo wa kijani Yani succulent ambao unanikumbusha ukuaji na uhai Hapa ndipo ninapoandika malengo yangu ya wiki ndipo ninapopata majibu ya matatizo ya nayo nita nitatiza ofisini na ndipo ni napozungumz zungumza na nafsi yangu kupitia uandishi wacharaja kuona hii inaku kuona hii inawakilisha ndoto zangu Huku kitanda kikiwakilisha mapumziko yangu Rangi za yakuta changu, yakuta ja chumba changu ni kijivu hafifu Yani soft grey inayo elekea kwenye weupe Sik kwenye weupe sikutaka rangi zinazo piga kelele au zinazo zinacho zinachosha macho Langi hii inanifa inafanya chumba changu kionekane kikubwa na chenye utulivu kwenye hatu, kwenye kuta nime nime nime ni Nime chapika.

Chakula, cha haraka, yani fast food, ni mada ambayo inanifanya nifikiri malambili Kwani inagusa mapambano ya kila siku kati yaa ni hitaji la haraka la mwili latha inayosisimua ulimi na ukweli mchungu wa afya ya muda mrifu Nikijibu kwa asili, hili kwa unyoovu wa nafsi yangu Naweza kusema kuwa uhusiano wangu na chakula chaharaka ni kama mapenzi ya sili yenye mashalti magumu ili kukupa picha kamili nimechanganua hisia zangu kuhusu chakula hiki katika sehemu hizi ambazo zinachukua dakika kadhaa kutafakari nami kuhusu mtego hu wa kisasa Sitalala kuna wakati ambapo harufu ya chipsi zilizokaangwa vizuli kuku mwenye viungo au baga inayotiririsha jibini Yani inanivutia sana teknolojia ya chakula cha halaka imetengenezwa kisayansi ili kuchochea hisia zetu za juu kabisa za latha ile crunch ya kwanza unapouma kukuwa kukaangwa ni kitu kinachotowa faraja ya haraka Yani instant grantification Kwa akili ilio choka katika ulimwengu huu tunaowishi ambapo muda umekua bidhaa adimu kuliko thahabu Chakula cha haraka kinatoa suruhisho la papo hapo Kuna siku ambazo ni mikutano inafuwatana kazi nyingi na njaa inamua kiasi kwamba Hakuna uvumilivu wa kusubiri nusu saa ili chakula cha asili kiive katika nyakati hizo chakula cha haraka kinakuwa muanzo wangu ni urahisi wake unaonivutia ukweli kwamba unaweza kupata mlo ndani ya dakika tano unanipa kisiya ya udhabiti wa muda mrefu Nimegundua kuwa mara nyingi natamani chakula cha haraka Si kwa sababu nina njaa ya kweli mbali kwa sababu ya hali yangu ya kihisia Baada ya siku yenye msongo wa mawazo au siku ambayo mambo yameenda mrama Kuna sauti ndani yangu inayosema unastahili pizza au baga Hii itakufanya ujihisi vizuri huu ndio mtego wa chakula cha haraka Kukinatumika kama dawa ya mudamfupi ya huzuni au uchovu Inanipa msisimuko wa furaha Yani dopamine hit Kwa dakika kumi ninapokula Lakini mara nyingi furaha hiyo inafuatiwa na haria kujihisi mzito, mchovu na wakati mungine kujilaumu Hapa ndipo ni unapoanza kuona kuwa latha nzuri mdomoni haimanishi ustawi mzuri mwilini Licha ya mvuto huo wa muda mfupi, moyoni mwangu nina hofu na heshima kwa afya yangu Ninapofikili kuhusu mafuta mengi yaliyo tumika kiasi kikubwa cha chumvi na sukari iliofichwa kwenye vinywaji baridi vinavyoambatana na chakula hiki nahisi kushtuka kama mtu anaependa kujitunza siwezi kupuuza ukweli kwamba chakula cha halaka ni adui wa ukimia wa mwili wetu kina changia shinikizo la damu uzito uliopitiza na mangonjwa ya moyo Hivyo ninapokula chakula cha haraka kila tone linanisindikizwa na sauti ndogo kichwani inayoniambia hiki si kitu unachopaswa kukifanya kila siku uhusiano huu unanifanya nione chakula hiki kama anasa ya hatari ambayo inapaswa kutumiwa kwa taratahathari kubwa Kadri ninavyokula, ndivyo ninavyozidi kuthamini chakula kilicho andaliwa kwa utulivu ile tunayo ita slow food Hakuna kitu kinachoweza kuchukua nafsi ya sahani ya ugali na mboga mboga au ile.

Furaha kwangu si tukio la bahati nasibu. Mbali ni hali ya kiroho na kifikira ninayoichagua kuistawisha kwa makusudi. Wakati wa furaha unapofika, iwe ni baada ya kufikia lengo fulani kubwa, kupata habari njema au hata tu ile furaha isio ya sababu ya asubuhi tulivu, mimi hua siruhusu ipite kama upepo. Nimejifunza sanaa ya kuhisherehekea furaha kwa namna inayozidisha thamini yake na kuifanya iache alama ya kumbukumbu moyoni mwangu Hata wacha nichukue dakika kadhaa kutafakari Nitakushirikisha mbinu zangu tano za kipekee ninazotumia kujifurahisha na kulinda furaha yangu ili isimezwe na kelele za dunia Jambo la kwanza ninalofanya ni sanaa ya kudaka wakati Yaani seizing the moment Jambu la kwanza ninalofanya wakati wa furaha ni kusimama Wakati ulimwengu huu unaokwenda kasi Mara nyingi tunapata mafanikio na kuanza kufikilia hatua inayofuata papo hapo bila kusherekea iliopo Mimi nimekataa mfumo huo Ninapohisi furaha ninaivua pumzi yake kwa ndani kabisa Ninajisemea moyoni huu ndio wakati wangu na niko hapa asilimia moja Ikiwa ni furaha ya kula chakula kitamu na kula kwa kutaratibu Nikihisi kila latha Ikiwa ni furaha ya kuwa na watu ninaowapenda Ninaweka simu mbali na kutazama nyuso zao Nikirekodi vicheko vya kwenye hard drive ya akili yangu Kudaka wakati kunanifanya furaha isiyoonekana kama sekunde chache kabla ya uzoefu wa saa nyingi Wakati wa furaha, mimi hupenda kujipongeza lakini, zawadi ninayojipa si lazima ziwe za gharama kubwa ni zawadi zinazoguza mapenzi yangu ya ndani kama safari ya upweke ya kichawi Mara nyingi nitaamua kwenda sehemu tulivu labda bustani la mauwa au ufukweni mwa bahari Nikiwa pekee yangu na kitabu kizuri Hii inaniruhusu kuichakata furaha yangu bila kuingiliwa na pia napenda mlo wa kipekee Naweza kuamuka kupika au kwenda kwenye mkahawa ambao nimekua nikiutamani kwa muda mrefu. Chakula kwangu ni sherehe ya uhai. Kuzawadiwa kunanifundisha, kujipenda na kujiambia kuwa bidii yangu ni thamani. Inajenga mfumo wa ndani wa motisha ambao unasaidia kupita hata kwenye nyakati ngumu zijazo Nimegundua siri moja kubwa ya maisha furaha ikigawanywa huongezeka mara dufu Ninapokuwa na furaha, ninaitafuta familia yangu au marafiki zangu wakaribu Hatuhitaji kufanya sherehe kubwa Hata tu kukaa sebueni tukinywa achai na kusimuliana hadithi za kichekesho Kunanitosha kuona tabasamu kwenye nyuso za watu ninaowapenda kwa sababu ya furaha yangu kunanipa utimilifu wa ajabu Pia wakati wa furaha napenda kutoa Naweza kuamua kumsaidia mtu mwitaji au kutoa zawadi ndogo kwa mfanyikazi mwenzangu Kitendo cha kutoa ukiwa na furaha kinatengeneza mzunguko wa nishati chanya unaonifanya nijihisi nimeunganishwa na ulimwengu wote huwezi kuwa na furaha ya kweli Ikiwa umefungia ndani ya chumba chako peke yako mwili wangu unasherehekea furaha kupitia miondoko. Ninafokuwa na furaha, yaani.

Wakati wa joto kali, mwili na akili yangu hupitia mabadiliko ya kipekee. Kwangu, mimi, jua kali si adui wa kiki kwa kukimbia. Mbali ni mwaliko wa kubadili mwenendo wa maisha. Kupunguza kasi na kutafuta faraja katika mambo madogo ambayo mara nyingi tunayapuuza wakati wa baridi au mvua. Ili kukupa picha kamili ya jinsi ninavyoishi na kufurahia nyakati hizi, nitakuchukua kwenye safari ya saa kadhaa za mchana wa joto. Nikieleza falsafa yangu ya utulivu, lishe na mazingira na mazingira. Katika dakika kadhaa, wacha nitakupa maelezo ya na utagundua kuwa siri ya kushinda joto kali hayuko kwenye kulalamika bali kwenye sanaa ya kutafuta ubaridi wandani na nje. Jambu la kwanza ninalopenda kufanya wakati jua linapofika kileleni ni kuanza kuchoma ni wakati wa, ni kutafuta kivuli cha asili. Kuna tafauti kubwa kati ya kukaa kwenye chumba chenye. Kinyozi yaani AC na kukaa chini ya mti mkubwa mwenye majani mengi. Wakati wa joto kali mimi hupenda sana kutafuta mti wa mwembe au mkubwa wowote uliopo karibu. Kukaa chini ya mti kunanipa ubaridi wa asili ambao hauna harufu ya mitambo. Napenda kuhisi upepo mwanana unapo unapopita kwenye majani na kugusa ngozi yangu katika kivuli hicho, mimi hupata utulivu wa ajabu. Hapo ndipo unaponikuta nikiwa nimepumzika. Labda nimeshika kitabu au nikitazama mbali joto kali lininanifundisha unyenyekevu kwamba siwezi kushindana na nguvu za jua. Hivyo bora nijisalimishe kwenye upole wa kivuli. Maji hua rafiki yangu kwa karibu zaidi wakati wa joto. Lakini si maji tu ya kunywa, ni uhusiano wa upande tatu. Ya kwanza ni unyusaji. Yaani hydration. Napenda kunywa maji ya baridi kiasi. Si ya barafu sana yanayoweza kushtua koo. Napenda kuongeza vipande vya limau au majani ya manana yaani, mint kwenye maji yangu. Hii ni, hii sii tu kwa ajili ya kiu, bali ni kama sherehe ndogo ya ladha inayoburudisha akili yangu. Kila glasi ya maji ninayokunywa Nahisi kama inamwagilia bustani iliyokuwa inanyauka ndani yangu. Maji ya kiungo Hakuna kitu kinachonipa furaha kama kuonga, kuonja maji ya vuguvugu kuelekea baridi wakati wa jua kali. Napenda kuruhusu maji yatiririke mwilini kwa muda mrefu kidogo yakiondoa uchovu na chumvi ya jasho. Hii ni kama kuanza upya, yaani, reset button. Pia napenda kutazama maji Ikiwa niko karibu na bwawa, mto au bahari. Napenda kukaa tu na kutazama maji. Rangi ya bluu ya maji na na sauti ya mawimbi ina uwezo ya kisaikolojia wa kuipoza akili yangu hata kama mwili unahisi joto. Wakati wa joto kali uwezo wangu wa kula vyakula vizito kama ugali mkubwa au nyama yanakaanga hupunguka sana. Badala yake, mimi hupenda kugeukia chakula cha rangi. Huo ndiyo wakati ninapofurahia matunda kwa wingi. Tikitimaji ndiyo mfalme wangu wa wakati wa joto. Napenda kukaa kukata vipande vikubwa vya tikitimaji Vinavyopozwa kidogo na kuvulia nikiwa kivulini utamu wake wa maji mengi yaliyomo na kama zawadi kutoka binguni. Pia napenda saladi za mboga mboga zilizochanganyika na matunda kama parachichi au maembe.

Kuangalia nyota kwangu siyotu kitendo cha kutazama juu angani ni safari ya kiroho. Kifikra na kisayansi inayo unganisha na asili ya ulimwengu. Kila ninapoinua macho yangu kuelekea kwenye anga ya usiku iliosheheni madoa doa ya nuru ninahisi kama ninasoma kitabu cha historia ambacho kurasa yake imeandikwa kwa mwanga. Ni jambo ninalolipenda kwa dhati kwa sababu linanipa unye nyekevu, utulivu na kunitumbukiza kwenye mshangao usio na kifani. Katika dakika kadhaa zijazo, wacha nikupe maelezo. Nita kufungulia ulimwengu wangu wa usiku na kukueleza ni kwanini kuangalia nyota ni moja ya mambo yenye maana kubwa zaidi katika maisha yangu. Siri kubwa ni ya kwa nini ninapenda kuangalia nyota ni ile ni iiko kwenye kile kinacho kiita unye nye kevu wa ulimwengu Unapoishi maisha yetu ya kila siku maranyingi tunazama kwenye matazamo matatizo madogo yenye, matatizo madogo madogo msongo wa mawazo, kazini, foleni, za magari au migogoro ya kijamii Lakini ninaposimama chini ya anga, pana, lausiku na kutazama mabadiliko ya nyota Ninaona ukweli mwingine nyota sizo ziko umbali wa mamilioni ya maili na nyingi ni kubwa kuliko jua letu mara maelfu kutazama ukubwa huo kunanifanya nione kuwa matatizo yangu ni madogo sana Inanipa amani ya ajabu kujua kuwa Mimi ni sehemu ndogo ndogo sana ya mfumo mkubwa na mzuri Inaniondolea ule ubinafsi na kunikumbusha kuwa sote tuko kwenye sanifa moja iitwayo i dunia Tukisafiri katika katikati ya bahari ya giza na nuru Jambo lingine linalo nisisimua kuhusu kuangalia nyota ni ukweli wakisayansi kwamba nitatazama wakati uliopo Mwanga wanyota unachukua miaka mingi wakati mwingine maelfu ya miaka kutufikia. Hivyo, ninapotazama nyota fulani usiku wa leo, ninaona mwanga uliotoka kuhuko kabla hata mimi sijazaliwa, au labda kabla hata babu yangu hajazaliwa. Huu ni usafiri wa muda wa bure. Ninahisi kama ninaangalia kupitia dirisha la historia ya ulimwengu. Inanifanya nitafakari juu ya uendelevu wa hali ya jinsi ulimwengu ulivyo anza. Kuna nyota nina zoeana ambazo pengine zilikufa miaka mingi iliyopita Lakini mwanga wake bado unanifikia Hii inanipa mtazamo wa kipekee juu ya maisha kwamba hata tukiondoka adhili ya nuru yetu inaweza kuelekea kuangaza maisha ya wengine kwa muda mrefu katika ulimwengu wetu wa sasa uliotawaliwa na vioo vya simu taaza mjini yani light pollution na kelele kuangalia nyota ni maana yangu ya kufanya tafakari Napenda sana kwenda maeneo ya mashambani au sehemu zilizombali na mji ambapo anga ni nyeusi na nyota zinaonekana vizuri zaidi. Kuna ukimya wa kipekee unakuja na kuangalia nyota Unalazimika kutulia, unalazimika kuwa na subira ili macho yako ya zoe giza na kuanza kuona nyota ndogo ndogo ambazo ha hukuziona mwanzoni subira hiyo inanifundisha kutulia ndani yangu Ninapokuwa chini ya nyota, kelele za akili yangu zinatulia ni kama tiba ya kisaikolojia ambayo.

Kuwasiliana kwangu, sio tu kitendo cha kubadirisha na maneno au tarifa ni sanaya kuunganisha nafsi mbili. Ni ujenzi wa madaraja ya uaminifu na ni nyenzo kuza kuelewana katika ulimwengu huu uliopotea kwenye kelele za kidigitali. Ikiwa unaniuliza na pendelea kuwasilia na vipi, jibulangu limejikita kwenye falsafa ya ubinadamu kwanza Ingawa teknolojia imetupa urahisi, mimi bado ni muumini wa muingiliano unaogusa hisia. Unauzingatia muktadha na unaheshimu utu wa mwingine. Katika dakika kadha, wacha ni kuchukue na ni kupema elezo ni kupeleke kwenye safari ya mtazamo wangu kuhusu uwasiliano kuanzia mazungumzo ya ana kwa ana hadi matumizi ya busara ya akiteknolojia. Licha ya kuwa katika kalna ya 21 na pendelea zaidi mawasiliano ya ana kawa ana kulikonjia nyingine yoyote ile Kwanini? Kwa sababu uwasiliano ni zaidi ya sauti Kuna luga ya mwili, yani tunayeita body language Kuna mngao wa macho, kukuna atabasamu na kuna ile mnishati ambayo huwezi kuipata kuingikwenye ujumbe wa mandishi Ninapozungumza na mtu uso kwa uso na hisi kama ninaweza kusoma mistali ilio katika maneno Naweza kuona kama mtu anahuzuni licha ya kutabasamu au ama anashaka licha ya kusema ndiyo Hii inanisaidia kuwa na huruma yani empathy na kutowa majibu ya nao stahili Kwangu kukana mtu mkiwa mnakunywa kikombe cha chai na kuzungumza ni ukue zaaji wa tamana mkubwa katika mahusiano yetu ninjia inayopunguza na fasi ya kueleweka vibaya mambo ambayo ni hatari sana kwenye mawasiliano ya simu Wakati mwingine, kutokana na umbali au ratiba, kukutana ana kwa ana inakua changamoto. Katika hali hii, napendelea kupiga simu badala ya kutumia ujumbe mrefu. Sauti ya binadamu inarangi na isia. Kupitia sauti, naweza kuelewa msisitizo, naweza kusikia kicheko, naweza kuhisi ukaribu. Napenda uwasiliano wa simu kwa sababu unaniwa papo hapo Unaruhusu kutuju kutatua jambo ndani ya dakika tano Badala ambalo ningechukua saambili kama tungetumia jumbe za whatsapp Hata hivyo inanithamu moja Hua napenda kuuliza kwanza kupitia ujumbe mfupi Je unanafasi ya kuzungumza Hii ni ishara ya kuheshimu muda na faraga ya mtu mungine Ingawa napenda sauti na uso na kiri kuwa maandishi kama vile kwa whatsapp barua pepe au ujumbe mfupi ya nanafasi yake Napendelea maandishi kwa mambo mawili makuu tarifa za kiufundi na kumbu kumbu Ikiwa tunajadili ratiba olodha au mazungumuzo au maelekezo ya kazi, maandishi ni bora zaidi kwa sababu unaweza kurejea. Badae bila kusahau. Hata hivyo, mimi ni muangalifu sana na maandishi ni yanapokuja kwenye mada, zenye hisi ya kali au migogoro. Nimejifunza kuwa maandishi hayana toni. Hivyo, nilahisi sana mtu mungine kusoma ujumbe wako kwa hisasira wakati wewe uliandika kwa utulivu. Sheria yangu ni, ikiwa ni jambo la hisia pigia simu, au tukutane, ikiwa ni jambo la tarifa, andika. Njia yoyote ya uwasiliano inayoitumia siri yangu kubwa ni kusikiliza Nimegundua kuwa watu wengi hawasikilizi ili uwaelewe mbali wanasikiliza ili wajibu Mimi napenda kuwa muwasiliani anaetoa nafasi kwa wengine Waamalize wazo lake kabla sijaanza kuwa.

Katika ulimwengu wa sasa, uliogawanyika kati ya mifumo ya kizamani na mapinduzi makubwa ya kidijitali. Swali la kama napendelea kusoma gazeti la karatasi au habari ya mitandaoni ni kama kuuliza ikiwa napenda harufu ya ardhi baada ya mvua au mwanga mkali wa eno mjini. Kwangu mimi chaguo hili si la upande mmoja pekee ni uchaguzi unaotegemea muktadha, hitaji la akili yangu kwa wakati huo na namna ninavyotaka kuitumia afya yangu ya akili. Hata hivyo, nikitazama maisha yangu ya sasa Nimejikuta nikiwa muumini wa habari za mtandaoni kwa ajili ya kazi Lakini mpenzi wa gazeti la karatasi kwa ajili ya kina na utulivu. Nitakufafanulia kwa kina jinsi ninavyotumia njia hizi mbili ndani ya dakika kadhaa na kwa nini kila moja ina nafasi yake ya pekee katika maisha yangu. Nyakati za asubuhi, ninapokuwa nimebeba kikombe changu cha kahawa na nikijiaandaa na majukumu ya siku, habari za mtandaoni ndizo zinazotawala Siwezi kupinga ukweli kwamba mtandao umefanya dunia kuwa kijiji kidogo sana Napenda ukweli kwamba nikitaka kujua kinachoendelea upande wa pili wa dunia, sihitaji kusubiri saa kumi na mbili ili gazeti ichapishwe. Mtandao unanipa habari mubashara Ikiwa kuna maandali kuna mabadiliko ya kiuchumi au habari za dharula simu yangu inaniarifu kwa notification papo hapo Hii inanipa uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka katika kazi na maisha yangu. Mtandao mtandaoni sipati habari kutoka chanzo kimoja tu, naweza kusoma habari ile ile kutoka BBC Al Jazeera ama wana blogi wa ndani. Hii inapanua uwepo wangu wakunisaidia kutoamini kila kitu kisoma bila kufanya ulinganifu yaani cross checking. Inatosha tu kuwa na simu yangu mfukoni. Naweza kusoma habari nikiwa kwenye poleni ya benki, nikiwa kwenye daladala au nikiwa nimepumzika kidogo ofisini. Hii ni teknolojia inayotumika muda wangu, lakini kuna kitu kimepotea kwenye ulimwengu wakidijitali, ambao nakipata tu kwenye gazeti la karatasi. Utulivu na kina, kuna siku hasa mwisho ya juma kama jumamosi ama jumapili, ambapo ninaamua kueka simu yangu mbali huu ndio wakati wangu wa gazeti langu. Kwa uzoefu wa kihisia ya ile tactical experience. Kuna harufu ya kipekee ya wino na karatasi. Kuna sauti ya kugeuza kurasa. Hivi ni vitu ambavyo kioo cha simu haiwezi kuvitoa. Kusoma gazeti kuna nilazimisha kupunguza muendo. Inaniondoa kwenye ulimwengu wa notification. Zinazovuruga umakini na kunipeleka kwenye ulimwengu wa utulivu. Magazeti mengi tofauti na mitandao uweka mkazo kwenye makala ya uchambuzi, yaani feature story, na taahirili. Mtandaoni habari nyingi ni fupi na za kijuujuu kwa sababu watu wanaharaka, lakini kwa gazeti linanipa nafasi ya kusoma makala ya ya kurasa mbili iliyoandaliwa na mtaalamu aliyetumia wiki tatu kufanya utafiti. Hapo ndipo maarifa yangu yanapojengeka. Kutunza afya ya macho na akili ninaposoma gazeti. Macho haya yangu hayachoki kutokana na mwanga wa blue wa simu na kompyuta mchana kutwa. Gazeti ni mapumziko kwa macho yangu. Pia gazeti halina algorithm zinazonilazimisha kusoma kitu ambacho tayari nakipenda. Hii inanionyesha habari ambazo pengine singezitafuta mtandaoni. Na hivyo kunifanya niwe na uelewa mpana zaidi ya maswala ya kijamii moja ya sababu zinazo nifanya bado ni.

Siasa kwangu, siyo tu muda ya mazungumzo kwa ya kawaida, ya vijiweni au mijadala ya kelele kwenye televisheni. Ni mhimili unaoshikilia mfumo mzima wa maisha yetu. Ninapoulizwa ikiwa napenda kuzungumza kuhusu siasa, jibulangu ni ndiyo yenye masharti na umakini mkubwa. Napenda siasa kwa sababu inaamua kila kitu Kwanzia bei ya mkate, mezani pangu, ubora wa barabara, ninazopitia, hadi usalama wakikazi kijacho usalama wakizazi kijacho Hata hivyo, jinzi ninavyozungumza kuhusu sissa umegeuka kuwa sanaa ya kutafuta ukweli katikati ya mihemeko katika dakika kadhaa, ziwacha nikupe maelezo, nitakufafanulia kwa nini naona mazungumzo haya ni muhimu, hofu ni nazo kutana nazo, na jinsi ni navyojitahidi kufanya mijadala hii kwa kuwa yenye tija. Zababu ya kwanza ninayofanya, inayofanya nipende kuzungumzia kuhusu siasa ni utambuzi kuwa, kutojihusisha na siyasa ni uamuzi waki siyasa pia. Kuna watu husema, mimi sipendi siasa, lakini ukweli ni kwamba siyasa inapendwa, inawapenda wao Sissa inaamua kodi unayolipa uhuru wako wakusema na fulsa zako za kazi Ninapo zungumzia kuhusu siasa, na kuwa na zungumzia mstakabali wa jamii yangu Napenda kuchambua sera, si vyama. Napenda kuhuhoji kwa nini mambo yako hivi ya livyo na nini kinaweza kufanyika, kuyaboresha. Kwangu, kuzungumza kuhusu siasa ni kitendo cha uwajibikaji wa kiraiya. Ninjia ya kuonyesha kuwa na jali mwelekeo wa nchi yangu na dunia kwa ujumla. Nidarasa la kudumu la uraia ambapo sote tunajifunza haki na wajibu wetu hapa ndipo nguvu Hapa ndipo ngumuz wa mazungumuzo haya unapoanza katika zama hizi za mtandaoni, mtandao ya kijami siasa imekua kama dini ya pili au timu za mpira watu wengi wanazungumza wa hawazungumzi ili waelewe mbali wanazungumza ili kushinda hoja au kuwashambulia wale walie wenye maoni tafauti Hii ndiyo sehemu ambayo sipendi katika mazungumzo ya siasa Sipendi mijadara inayoisha kwenye matusi, vihaki au kuvunja mahusiano ya kibinafsi kwa sababu ya itikadi Nimejifunza kuwa ni muhimu sana kutenganisha hoja na mtu Ninapuwa zungumza kuhusu siasa na jaribu sana kuwepuka ufuasi wa ushabiki wa kipofu Napenda kuzungumza na mtu ambaye anaweza kukubali kuwa kiongozi wake ana mapungufu na anaweza kuwona uzuri wa hoja ya mpinzani wake bila hivyo mazungumzo ya nageuka kuwa kelele zisizo natija Jambo lingine nilalonivutia katika mazungumzo ni siyasa ni upande wake wa kisalsafa. Siasa inatupa nafasi ya kujadili dhana kubwa kama vile hii haki nini uhuiano wa serikali na raiaa unapaswa kuwaje. Nikiasi giani cha uhuru tunapaswa kutoa kwa ajili ya usalama. Mijadala hii kwangu ni kama maozowezi ya akili Inanilazimisha kusoma historia kuelewa mifumo tafauti ya utawala kama demokrasia, ujamana, ubeberu na kuona jinsi zinavyofanya kazi na kufeli hapo awali na inapozungumza kuhusu siyasa na mtu mwenye uelewa mpana na hisi ya akili yangu inapanuka Tunatoka kwenye kuzungumzia watu na tunaanza kuzungumzia mifumo Hii ndiyo aina ya siasa ni nayoipenda ile inayochochia fikra mbadala na kutafuta suruhu za kudumu kwa matatizo ya kijami katika mazungumzo yangu ya siasa, nimejiweka sheria moja kuu kusikiliza zaidi.

Viatu kwangu siotu vazi la kulinda migu dhidi ya miiba au joto lalami ni msingi wa utulivu wangu. Nikielelezo cha haibu yangu na nichombo kinachoamua jinsi nitakavyo kabiliana na majukumu ya siku husika. Ikiwa unaniuliza na pendelea vyatu gani, jibulangu halita kuwa jina la chapa, yani brand moja peke. Mbali ni falsafa inayozingatia faraja, faraja, uimara na muktadha wa safari yangu Nipe dakika kadha ni kueleze kwa ndani kwa nini ninapendelea nachagua viatu hivi na nijambo gani ninalochukulia kwa uzito mkubwa na ni ainagani ya zaviatu wambazo zimebeba maisha yangu ya kila siku Kabla ya kuangalia urembo warangi, kigezo changu namba moja nifaraja Nimejifunza kwa njia ngumu kuwa viatu vina viobana au venye soli ngumu vinaweza kuharibu siku nzima ya mtu Ikiwa miguu inahisi maumivu, akili haiwezi kuwa na ubunifu na tabasamu linakua la kulazimisha Hivyo, napendelea vyatu ambavyo vimetengenezwa kwa kuzingatia maumbile ya mguu wa binadamu. Napenda viatu venye soli laini zinazofanya, zinazofonza mshutuko, yani cautioning. Na ambazo vinaruhusu vidole vya mguu kupumua. Kwangu kiatu bora ni kile ambacho kuna sikisahau kwa umekivaa baada ya dakika kumi za kutembea. Katika maisha yangu ya kawaida na ya harakati, sneakers ndizo zinazo tawala. Huu ndio upelelezo wangu mkuu kwa sababu ya mambo matatu, unyumbufu, kasi na mtindo. Snickers zina niruhusu kutoka kwenye mkutano, wakawaida, wakahawa na kuelekea kwenye matembezi ya jioni bila kuhitaji kubadili vya vazi ni zinaendana na jinsi suruali za vitamba na hata baadhi ya mavazi ya kisasa ya uki ofisi Mimi ni mtu wa harakati Napenda kutembea haraka kupanda ngazi, badala ya lifti na wakati mungine kukimbia kidogo ilikuwa hi muda. Sneakers inanipa wepesi wa kufanya hivyo uyote bila hofu ya kuteleza au kuteguka. Napenda sneakers inazotumia teknolojia ya kisasa kama zile zenye vitamba vina viopitisha hewa iki ili kuzuia jasho na harufu mbaya. Ingawa napenda sneakers kuna nyakati ambazo taalamu na heshima zinani hitaji kitu rasmi zaidi. Katika mazingila na hayo, napenda loafers zangozi. Sababu ya kuchagua loafers badala ya viyatu vya kamba, yani lace up, ni urahisi wakuvana kuvua. Loafers zinatoa muonekano wa kistarabu na wa kitalu, yani sophisticated. Bila kuonekana kama umejitahidi sana kupita kiasi Napenda ngozi halisi, yani genuine leather, kwa sababu inachukua uumbo wa mgu wako. Kadri unavioendelea kuivaa na kuiweka kwa uzuri. Yani it ages gracefully. Kiatu changozi charangi ya kahawia iliokolea yani dark brown au nyeusi ni wekezaji wa kudumu ambao unanipa mbaji mamlaka ya kimia yani the silent authority katika chumba chochote Wakati wa mapumziko, jotokali au nikiwa nyumbani, upendele wangu unahamia kwenye viatu viyawazi au dalabora. Hakuna kitu kinachotoa hisia ya uhuru kama kuruhusu miguu igusuwe na hewa asili. Napendelea zile dolla zangozi zenye soil imara lakini laini. Hivi ni viyatu vinavyo niambia kuwa kazi imekwisha sasa ni wakati wakupumua. Ni viyatu hivi vinaleta uhusiano wakati.

Kupanga kazi zangu, siyo tu kitendo cha kurodhesha mambo ya kufanya kwenye karatasi. Ni mfumo wa kimaisha, ni nidhamu ya kiakili, na ni sanaa ya kuchonga muda ili uendane na malengo yangu makubwa. Katika ulimwengu huu uliyojawa na vizuizi vingivi ya kidigitali na kelele za kila namna, nimegundua kuwa bila mpango tabiti mimi nitakuwa mtumwa wa dharura za watu wengine badala ya kuwa bwana wa hatima yangu mwenyewe. Kwa wakati katika dakika hizi zifuatazo, wacha nikupe maelezo ya kina, nitakushirikisha hatua kwa hatua jinsi ninavyo panga kazi yangu kuwanzia maono makubwa hadi dakika za kila siku na falsafa inayowezesha kubaki na tija bila kupoteza amani yangu ya akili Kabla sijaamua nitafanya nini leo saa nne asubuhi huwa naanza kwa kuangalia picha kubwa. Ninapanga kazi zangu kwa kutumia mfumo wa top down approach. Hii inamaana kwamba kila kazi ndogo ninayoifanya leo lazima iwe na uhusiano na malengo yangu ya mwaka. Ya mwaka na lengo ya mwaka lazima yawe na uhusiano na maono yangu ya maisha Kila mwisho wa mwezi mimi huka chini na kutamini ni mambo gani makuu matatu nikiyakamilisha mwezi ujao nitakuwa nimepiga hatua kubwa Hii inanisaidia kuepuka mtego wakua busy bila kuwa productive Kwa kupanga huku kwa mwezi kuna nipa mwelekeo, yani compass ambao unaniongoza hata kama dharura zinatokea katikati ya wiki. Siri yangu kubwa ya kufanikiwa asubuhi huaanza usiku uliopita. Kabla sijaenda kulala, mimi hutumia dakika kumi na tano kupanga ratiba yangu ya kesho. Nimegundua kuwa nikiamka bila mpango, akili yangu hutumia nishati nyingi kuamua nianze na nini na mara nyingi huisha kufanya mambo rahisi ya sio na maana kama kukagua mitandao ya kijamii. Katika mpango wangu wa usiku, mimi huchagua mambo matatu, yani big three haya ni mambo ambayo, hata kama nisipofanya kitu kingine chochote, nikiyakamilisha haya, nitajihisi nimefanya kazi kwa mafanikio kuandika mambo haya usiku, kuna niruhusu akili yangu isiyo na fahamu, yani the subconscious mind Kwanza kutafuta suluhu nikiwa nimelala na ninapuamuka na kuwa na hamu ya kuwanza kazi maramoja Ninapopanga kazi zangu situmii orodha ndefu ya to-do list inayotisha Badala yake mimi hutumia vitalu vya muda Yani time blocking kwenye kalenda yangu Mimi hupanga muda maalum kwa ajili ya kazi maalum Kwa muda wa kazi nzito Yani ile tunayoita deep work masaa ya kwanza ya asubuhi saa mbili hadi saa tano ni masaa yangu matakatifu Hapa ndipo akili yangu inapokuwa na nguvu zaidi katika kitalu hiki mimi hufanya kazi ngumu zaidi zinazohitaji ubunifu na kufikiri kwa kina simu inakuwa mbali internet inazimwa ikiwa haitajiki na hakuna mkutano inayopangwa wakati huu muda wa kazi ndogo hizi ni ile tunayosema shallow work Baada ya chakula cha mchana ambapo ni shati yangu huwanza kupungua kidogo Mimi kupanga kazi ndogo kama kujibu barua pepe mikutano na kupanga mafaili mfumo huu unanisaidia kuitochosha akili yangu kwa ruka ruka kutoka kazi moja kuenda kazi nyingine Yani multitasking Jambo ambalo nimejifunza kuwa ni adui namba moja wa tija Ingawa mimi ni mpenzi wa karatasi na kalamu kwa akili ya kutafakari Uwasilishaji wa mpango wangu unategemea sana teknolojia Mimi ninatumia kalenda.

Kupigapicha kwangu siyotu kichendo cha kubonyeza kitufe cha kamera au simu ni sana ya kusimamisha muda. Ni namna ya kunasa hisia ambazo maneno hayawezi kuieleza. Nidarubini inayowezesha maoni kuona uzuli uliyoshona kwenye vitu vidogo ambavyo watu wengi huvipita bila kuvitazama. Ninapoulizwa ikiwa napenda kupigia.picha jibulangu ni ndio ya thati kabisa Kwa sababu kamera imekua mwalimu wangu wa umakini na rafiki yangu wa karibu katika hifadhi kumbu kumbu za safari ya maisha yangu siri kubwa ya kwanini napenda kupigia picha ni kwamba inanilazimisha kuwa hapa na sasa katika ulimwengu wa leo ambapo akilizetu zinagubikwa na mipango ya kesho au majuto ya jana kupiga picha kuna nirudisha kwenye sasa. Ninapo shika kamera macho yangu huwanza kutafuta muanga vivuli na rangi na anza kuona jinsi miozi ya jua inayocheza kwenye majani ya mti. Au jinsi tabasamu la mtoto lina viobadilisha anga la chumba Ili kupata pichanzuli lazima uwe makini, yani observant Halihi ya umakini inafanya maisha yangu yawe na rangi zaidi Naanza kuthamini vitu ambavyo zamani niliviona kuwa vya kawaida Kupiga picha kumenifundisha kuwa uzuli upo kila mahali unahitaji tu jicho linalo juwa kutazama muda wa kitu peke ambacho hatuwezi kukithibiti Unakimbia bila huruma Lakini picha ni kama machine ya mda Yani time machine Napenda kupiga picha kwa sababu picha moja inaweza kuhifadhi sekunde moja sekunde moja milele Ninapo pigia picha ya mkutano wa familia harusi ya rafiki au hata machweo ya jua ufukweni ninajua kuwa miaka kumi ijayo Nitakapo tazama picha hiyo Sitaona tu taswira Nitahisi harufu ya siku hiyo Nitaskia vicheko vya watu waliokuwepo na nitarudisha ile hisia ya amani niliokuwa nayo picha ni zawadi ninayo jipa Mimi ni mimi wabadae Ninjia ya kusema na kumbuka hii na ilikuwa na thamani Kwangu, albumu ya picha ni makutaba ya utajiri wakihisia nilio upata wakatika maisha yangu Mimi ni msimuliaji wahadithi kwa asili na kupigia picha ni lugha yangu ya pili. Kuna msemo usemao picha moja ni sawa na maneno elfu moja. Na mimi na amini katika hii kwa asilimia moja. Napenda kupiga picha za candid. Zile picha ambazo watu hawajui kama wanapigwa. Katika picha hizo unasema unauhalisia, yani authenticity Unaweza kuwa, kuweweza kunasa uchovu wa mfanys kazi anaerudi nyumbani, jioni au matumatumaini kwenye macho ya kijana anaeanza biashara yake Kupitia lens yangu, ninaweza kusimulia hadithi ya jamii yangu Changamoto yetu na ushindi wetu picha inanipa uwezo wakukuwasilisha ujumbe mzito kwa watu walugha na mataifa mbalimbali bila kuhitaji mkalimani ni lugha ya ulimwengu wote Pia napenda upande wakiufundi wa ubunifu wakupiga picha kuelewa jinsi shutter speed ama aperture na IOS zinafanya kazi ni kama kutatua fumbo la kisayansi Inanisisimua kuona jinsi unavyo weza kucheza na muanga ili kutengeneza picha yenye hisia ya giza na huzuni au picha yenye ngao wafuraha na matumaini mchakato huu, mchakato wakuharili picha, yani editing, pia nisehemu inayopenda sana. Huu ndiyo wakati ambao ninaozoea viungo.

Unaponiuliza kuhusu mfanya biashara bora zaidi, akili yangu haifikilii tu mtu mwenye akounti kubwa ya benki au gari la kifahari. Badala yake, picha inayokuja kichwani mwangu ni ya mtu ambaye amefanikiwa kuonanisha faida ya kifetha na faida ya kijamii. Kwangu mimi, mfanya biashara bora ni yule anaitumia biashara yake kama chombo cha kutatua matatizo ya watu. Huko akiongozwa na maadili yasiyo nyumba. Mfanya biashara bora zaidi kwa mtazamo wangu huanza kwa kuulizwa swali Nitatizo gani linaloweza kulitatua badala ya nitapataji pesa Kwa pesa kwake ni matokeo ya kutatua thamani siyolengo ku Ninaamini kuwa biashara inayolenga kutatua kero za watu iwe ni kuleta maji safi karibu karibu kurahisisha mawasiliano au kutoa elimu bora ndiyo biashara yenye uhai maelfu. Mfanya biashara huyu anauwezo wakuona fursa pale wengine wanapoona kuta Haoni wateja kama ATM za kutolea pesa mbali anawaona kama binadamu wenye mahitaji ambayo yanapaswa kuatumikia kwa uadilifu Tathmini anayoitoa ndiyo inayomfanya awe bora Kwa nini jamii inalenga kwa uaminifu wa dhati kwake? Sifa ya pili inayomfanya mfanya biashara awe bora ni uadilifu katika ulimwengu ambapo watu wengi wanatafuta njia ya mkato na faida za haraka. Mfanya biashara bora ni yule ambaye neno lake ni thamana. Akisema bidhaa ni hii ni ubora wakiwango fulani, basi ni kweli. Aki ahidi kulipa wasambazaji wake kwa tarehe fulani, anafanya hivyo. Uwadilifu huu unajenga kile ninachokiita mtaji wa heshima. Mfanya biashara bora anajua kuwa sifa njema inachukua miaka kuijenga lakini sekunde moja kuibomoa. Hivyo hata njaa ya faida isikumwe kiasi gani kama hawezi hachezi na ubora wabidhaa yake wala hadanganyi. Wateja wake. Kwake kulala kwa amani akijua haja mthurumu mtu nisehemu ya faida ya biashara Mfanya biashara mbora zaidi si yule ambaye hapati hasara mbali ni yule anayeyuka jinsi ya kuinuka baada ya kuanguka biashara ni kama bahari Kuna wakati wa mawimbi makali na wakati wa utulivu ninapo Ninavutiwa na mfanya biashara ambaye soko linapobadilika au teknolojia mpya inapokuja Hachukui muda mrefu kulalamika Badala yake anajifunza anabadilika na anasonga mbele Hana ego kubwa inayomzuia kukubali kuwa mbinu za zamani hazifanyi kazi tena Usahimilivu wake unatokana na imani kubwa katika maono yake anajua kuwa kila changamoto ni darasa la kumuandaa kwa hatua kubwa inayofuata Mfanya biashara bora ni mwanafunzi wa kudumu wa mazingira yake Sifa zingine za kipekee ni jinsi anavyo wachukulia wafanyikazi wake Mfanya biashara bora anajua kuwa yeye peke yake hawezi kufika mbali. Hivyo yeye ni kiongozi sio tu bosi. Anajali ustawi watimu yake, anawapa mafunzo wasikilizaji na anawalipa wahaki ya watu kwa wakati. Anajua kuwa mfanya kazi mwenye furaha anayethaminiwa ndiye mlinzi bora wasili na ubora wa biashara hiyo. Mfanya biashara bora anatengeneza mazingira ambapo kila mtu anajihisi kuwa miliki wa maono ya kampuni mafanikio yake siyotu ya.

Katika ulimwengu wa kazi, mawasiliano siyo tu zana ya kubadirisha tarifa. Ni mishipa inayopeleka damu kwenye viungo vyote vya taasisi. Ikiwa mishipa hiyo itaziba au kutoa tarifa zenye sumu, taasisi nzima hufa. Unapo niuliza ni nini kipa umbele changu mimi kazini kazini inapo kuja suala la mawasiliano Jibulangu la thati na la kwanza ni uazi unawambatana na usikivu wa makini Yani transparency coupled with active listening katika dakika katha wacha ni kueleze kwa nini ninaona transparency coupled with active listening ndio Ndiyo ya dhamani sana katika mawasiliano Kipa umbele changu cha kwanza ni kuhakikisha kuwa Habali inafika kwa wahusika ikiwa imekamilika ni ya kweli na imetolewa kwa wakati katika mazingira mengi ya kazi watu huficha tarifa wakithani kuwa marifa ni nguvu Yani knowledge is power Lakini mimi na amini kuwa marifa ya nayogawanywa ndiyo nguvu ya timu uwazi unamanisha kuelezea kwa nini Tunafanya jambo fulani, sio tu nini chakufanya Wakati wenzangu au bosi wangu anaelewa mantiki ya uamuzi Anajihisi kuwa sehemu ya safari hiyo Hii inaondoa uvumi na hofu ambazo maranyingi husambaa kwenye korido za ofisi Ikiwa kuna changa moto, kipa umbele changu ni kuisema mapema kuficha matatizo kazini ni kama kuficha moto kwenye gunia la pamba Mwishowe.utaunguza kila kitu. Mawasiliano ya wazi ya naruhusu timu kutafuta suruhu kwa pamoja. Kabla ya jambo kuwa tharula. Maranyingi tunafikilia mawasiliano ni uwezo wakuzungumza vizuri au kuandika baruapepe zenye maneno ya kita alamu. Lakini kipa umbele changu ni kikubwa ni kusikiliza ni kujifunza kuwa mawasiliano bora ya nategemea asilimia sitini kusikiliza na asilimia arubaini ya mazungumzo Ninaposema usikivu wa makini simaanishi tu kukaa kimia wakati mtu mwingine anazungumza ni kisubiri zamu yangu kujibu na maanisha kujihitahidi kuelewa hisia muktaba na mahitaji ya liofichuka nyuma ya maneno ya mazungumzo Hii inanisaidia kutoa majibu yenye busara yanayo gusa kiini chatatizo katika vikao kipa umbele changu ni kuhakikisha kila sauti inasikika Hakta zile ya mbazo ni za aibu au za upinzani Kwa sababu maranyingi huko ndiko suruhu za kiubunifu zinapopatikana katika mazingira ya kisasa ya kazi Kila moja wetu amelemewa na mamia ya baru wa pepe na mikutano hivyo Hivyo kipa umbele changu cha mawasiliano ni ufupi wa usahihi Yani brevity and position Kabla sijakutumia ujumbe au kuanzisha mazungumzo, nimejiekea nidhamu ya kujiuliza. Jee, ujumbe huu ni walazima. Jee, umeeleweka kwa urahisi. Jee, unamuheshimu mpokeaji wa kutofanya asome kurasa tano kwa jambo la sentensi mbili. Kueshimu muda wa mtu mwingine ni namna ya juu sana ya uwasiliano Napenda kutumia mbinu za kueka hoja kuu kwanza Yani bottom line front Hii inasaidia watu kufanya mamuzi haraka mawasiliano yanayopinda na pinda Yanapoteza nishati ya tasisi na kuleta uchovu waki ya kili Yani mental fatigue kwa mfanyikazi Kipa umbele kingine ni kuchagua chombo sahihi cha mawasiliano Sio kilajambo linahitaji barua pepe na sio kilajambo linahitaji mkutano wa saa mbili Kuna maandishi ninatumia kwa ajili ya takwimi maelekezo ya kiufundi.

Sanaa kwangu sio tu urembo wa kutazama au burudani ya kupitisha muda. Ni lugha ya siri ya nafsi inayoweza kueleza yale ambayo maneno ya kawaida yanashindwa kuyatamka. Inaponiuliza ni aina gani ya sanaa ninaipenda. Jibu langu halijikiti kwenye upendo moja mbali ni mchanganyiko wa sanaa zinazoguza sisia, zinazochochea fikra na zinazoweza kusimamisha muda. Ili nikupe picha kamili ya ulimwengu wangu wa sanaa, nitakufafanulia aina tatu kuu za sanaa ninazozienzi zaidi. Sanaa ya maandishi, yaani fasihi, sanaa ya taswira, yaani uchoraji wa picha, na sanaa ya sauti, yaani muziki. Upendo wangu wa kwanza wa dhati kabisa upo kwenye fasihi. Kwangu mimi, maandishi ni kama mchawi anayetumia herufi ishirini na sita tu kutengeneza. Ulimwengu mzima, kuibua hisia za mapenzi, huzuni, au ujasiri ndani ya msomaji. Napenda sanaa ya maandishi kwa sababu inaniruhusu kuishi maisha elfu moja. Na ninaposoma riwaya, inayoandikwa kwa ufundi, mimi sio tu msomaji, nakuwa mshiriki, ninaweza kusafiri kwenda karne ya ya kumi na nane, ninaweza kuhisi baridi ya urusi au joto la jangwa la sahara. Yote haya nikiwa nimekaa kwenye kochi langu napenda, Napenda waandishi wanaotumia tathmini ya sehemu ya lugha ya picha Yaani metaphoes wale wanaoweza kueleza harufu ya mvua ya kwanza juu ya ardhi kavu kiasi kwamba naweza kuisikia puani mwangu mashairi pia yana nafasi yake ya pekee Napenda jinsi shairi fupi inavyoweza kubeba uzito wa dhoruba nzima ya kihisia. Sanaa ya maandishi inanifundisha unyenyekevu na kunipa uwezo wa kuelewa matatizo ya watu ambao sijawahi na sitawahi kukutana nao. Aina ya pili ya sanaa ninayoipenda ni sanaa ya taswira. Hususan uchoraji wa ai ya impression na upigaji picha wa kihisia, yaani portrait photography. Kuna kitu cha kichawi kuhusu mchirizi ya rangi kwenye kitambaa, yaani canvas. Napenda sana kazi ya wasanii wanaocheza na mwanga na vivuli zinapotazama mchoro. Sitafuti uhalisia wa picha, yaani photographic reality, natafuta hisia ya mchoraji Napenda michoro inayoniacha na maswali, michoro inayo inayonong'onezea siri fulani kuhusu maisha Rangi zina lugha yake, bluu inayonipa utulivu na nyekundu inayochochea nishati zangu katika upande wa picha napenda zile zinazonasa wakati usio wakati usio na ufundi Yaani kadit moment picha ya mzee kwenye manyanyuzi usoni mwake Inayoeleza miaka sabini na mapambano ya furaha au picha ya barabara ya mjini yenye shughuli nyingi inayoonyesha upweke katikati ya umati. Sanaa ya taswira inanikumbusha kuwa dunia imejaa miujiza. Tunahitaji tu kusimama na kutazama. Siwezi kuzungumzia sanaa bila kutaja muziki. Muziki ndiyo sanaa ya pekee inayoweza kupenya kwenye kuta za akili na kuguza roho moja kwa moja bila kuhitaji safari. Napenda muziki unaotumia ala za asili. Sauti ya gitaa la mbao, piano au sakasfoni. Kwangu mimi, mziki bora ni ule unaoweza kunifanya nihisi kitu hata kama sielewi lugha ya muimbaji. Napenda mziki yaani wa classical na jazz kwa ajili ya kazi na tafakari. Mziki huu hupigi kelele. Unazungumza na akili yangu. Unanisaidia kupanga mawazo yangu na kupata amani katikati ya vurugu za maisha. Pia napenda nyimbo zenye ujumbe mzito wa kijamii. Sanaa ya mziki ni chombo cha mabadili.

Katika ulimwengu wa sasa wa ushindani, study za kazi siyo tu vieti vinavyo wekwa, tunavyo navyo kabatini. Mbali ni mkusanyiko wa uwezo wa kiufundi, kiakili na kijamii unayomfanya mtu aweze kutoa thamini ya kipeke. Unaponiuliza kuhusu study muhimu kwa kazi yangu jibu langu limejikita katika mfumo wa T-shape skills Yani kuwa na taaluma kwa kina katika eneo moja muhususi Huku ukiwa na elewa mpana ya study laini, yani soft skill zinazo kuezesha kufanya kazi na watu na mifumo tafauti kazi yangu, kama zilivyo kazi nyingine za kisasa, ni mfululizo wa changamoto zinazohitaji utafuti, utafuzi. Hii ndiyo study namba moja niliowekea mkazo. Kutafuta matatizo hapa hakumaanishi tu kurekebisha kitu kilichoharibika. Mbali ni uwezo wakuona tatizo kabla halijatokea na kubuni mifumo ya kulizuia Yani kuna uchambuzi wa mizizi, yani the root cause analysis Napenda kutotumia banapua penye matatizo Badala yake mimi hutumia mbinu kama the five Ys ili kufika kwenye changamoto halisi za changamoto ya pili ni ufikiri wa kimfumo, yani the system thinking. Naelewa kuwa uwamuzi unaofanya kwenye idara yangu, unaweza kuwa na athiri kwenye idara nyingine. Study hii inaniwezesha kuona picha kubwa ya kuhakikisha suluhisho ninalotowa ni endelevu. Nimegundua kuwa unaweza kuwa na mwanzo bora zaidi dumiani lakini kama huwezi kuliwasilisha kama namna inavyoeleweka na kuwasilisha wazo hilo litakua mikononi mwako. Mawasiliano yangu ni zaidi ya kuzungumza, ni sanaa ya kuunganisha watu ya kwanza ninachopenda kufanya ni kushawishi watu, yani ile act ya persuasion katika kazi yangu maranyingi nalazimika kushawishi wadau, yani the stakeholders, kukubali mabadiliko Hii inahitaji steady ya kuwasilisha hoja kwa kutumia takuimu na hisia, yani data and empathy ya pili ni usikivu wa makini, ile tunaisema kwa kizungu active listening. Uwezi kuwasiliana vizuri kama usikilizi. Study ya kusikiliza inanisaidia kuelewa mahitaji ya wateja na wafanyikazi wenzangu. Bado jambo linalopunguza migogoro ya kuongeza ufanisi. Hadi hivi karibuni, watu wali amini kuwa akili ya darasa, yani IQ, ndiyo kila kitu. Lakini katika uzowefu wangu, EQ ndiyo inayoamua nani atapanda cheo, nani nani atabaki pale pale. Kazi yangu inahusisha muingiliano wa binadamu, na binadamu tunahisia. So uji kujitambua, so ninapenda ile hali ya kujitambua, ile hali ya kuwa self-awareness. Study hii ina nisaidia kujua nguvu za nguvu zangu na mapunguvu yangu Najua ni lini nimechoka na ninahitaji kupumzika ili nisitoe maamuzi mabaya kutokana na hasira au shinikizo ya pili ni kuwa na huruma, yani ile hali ya kuwa na empathy kuwa na uwezo wa kuvaa viatu vya mwenzako kunanisaidia kujenga timu imara Ninapo elewa kuwa mwenzangu anapitia changamoto ya kifamilia naweza kulekebisha ratiba ili kumsaidia Jambo ambalo hujenga uwaminifu, wa kudumu na kuongeza morali ya kazi Tunaishi katika zama ambazo, teknolojia inabadilika kila kukicha Study ya adaptability ni uwezo wakuwacha kujifunza mbinu za zamani, yani unlearn, na kujifunza mbinu mpya, yani relearn, kwa haraka. Kuna ile hali ya umahili na wa kidigitali, yani ile hali ya tunasema ni kukuwa digital literacy. Siwezi kukubaki nyuma. Na lazima niwe na study za kukubaki.

Unaponiuliza kuhusu programu ya simu ninayotumia kila siku, jibu langu halitakuwa kutaja jina moja la tu la app, mbali ni ufafanuzi wa mfano wa mfumu wa ekolojia wa kidijitali ambayo umebadilisha jinsi ninavyofanya kazi. Ninajifunza na ninavyoungana na ulimwengu simu yangu imeacha kuwa chombo cha kupiga simu tu imekua ofisi yangu, maktaba yangu na msaidizi wangu wa karibu Kwa dakika chache, wacha nikueleze, maelezo, nitakayo nichukua kwenye safari ya kioo cha simu yangu nikikueleke Nikikueleza programu kuu nne ambazo siwezi kupitisha saa kumi na nne ishirini na nne bila kuzifungua na kwa maki kwanini kila moja ina mcha mchango mkubwa katika ta tija yangu ya kila siku Programu ya kwanza ninayo ambayo lazima niifunguwe kila siku inaitwa notion Yani ubongo wa pili, the second brain Programu ya kwanza kabisa ninayofungua asubuhi mara nyingi hata kabla ya kunywa maji ni Notion. Kwangu mimi Notion si programu ya kuchukua maelezo tu ni mahali ambapo maisha yangu yote imepangiliwa. Usimamizi wa kazi, huu ndio ndimo mna to-do list yangu Napenda jinsi nilivyo ni ruhusu kupanga kazi yangu kulingana na kipaombele na muda Ninapopanga siku yangu, ndani ya notion, ninahisi nimepata ramani ya safari ya masa ishirini na nne yajayo na hifadhi mawazo, mimi ni mkuu wa mawazo mengi ya gafra, nikiona mkitu kinachonivutia barabarani au kinanipa wazo la mradi mradi mpya, notion ndiyo ninapo ninapopahifadhi, mbegu hizo za kifikra. Nidhamu ya maisha pia. Humu ninafuatilia tabia tabia, yaani habit tracker. Kwanzia kiasi kiasi cha maji ninachokunywa, hadi idadi ya kurasa za vitabu ninavyosoma. Notion inanisaidia inanisaidia vita dhidi ya kusahao kusahao urika na inanipa utulivu wa akiri nikijua kuwa kila kitu kiko mahali pake. Siwezi kukukanusha kuwa, WhatsApp ni programu inayotumia mara mingi zaidi kwa siku. Katika muktadha ki wa Kenya na kidunia, WhatsApp imekua zaidi ya programu ya kijamii. Ni chombo cha msingi, cha mawasiliano ya biashara na kifamilia. Mawasiliano ya hapo hapo. Napenda urahisi wa kutumia ujumbe mfupi wa sauti Yaani voice note au picha kueleza mambo ambayo Lingechukua mudamrefu kuandika Inaniwezesha kubaki karibu na familia yangu kupitia vikundi vya vikundi vya nyumbani Lakini pia inaniwezesha kuratibu miradi na wafanyikazi wezangu kwa haraka Pia kuna maisha ya kijamii kupitia status Naweza kujua kinachoendelea kwenye maisha ya marafiki zangu na kushiriki nao nyakati zangu. Hata hivyo ninanidhamu ya kutoruhusu whatsapp kunidhibiti. Nimezima baadhi ya notification ili niweze kuzungumza na watu wakati mimi ninapotaka. Na si wakati simu inapotaka. Programu ya tatu ambayo ni lazima nitumie kila siku ni YouTube. Kwangu mimi, YouTube sio sehemu ya kutazama vichekesho tu, au muziki tu, ni chombo cha kujifunza kujifunza mafunzo ya kila siku, kila siku mimi hutenga angalau dakika thelathini hadi saa moja kujifunza kitu kipya Iwe ni mbinu mpya ya usimamizi wa fedha, uchambuzi wa vitabu au kujifunza jinsi ya kutumia programu mpya ya computer Youtube ndiko ninakoenda na pia napenda kusikiza podcast na makala Napenda kusikiliza mahojiano na watu waliofanikiwa duniani Nikiwa kwenye shughli nyingine kama kufanya usafi au nikiwa kwenye fuleni ya gali Programu hii inanipa uwepo wa inanipa upeo wangu na kunifanya nione fulsa ambazo nisingeziona kama ningeba.

Kupata habari mtandaoni imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kiasi kwamba, simu yangu sasa ni kama dirisha lilaloniunganisha na kila pembe ya dunia. Hata hivyo, katika nzama hizi ambazo habari feki, yaani fake news na upotoshwa vimeshamiri, nimekuwa mwangalifu sana kuhusu kule ninakoelekeza macho yangu. Kwangu mimi kusoma habari mtandaoni siyo tu kupata taarifa ni kutafuta ukweli uchambuzi wakina na mitazamo tafauti inayojenga uelewa wangu Kila asubuhi safari yangu ya habari kuanza kwenye tovuti kubwa za kimataifa ambazo zinasifa ya muda mrefu na uhariri wa kitaaluma tovuti kama ya kwanza ni ile ya BBC News idara ya kiswahili na kingereza Hapa ndipo nina kimbilio langu la kwanza na penda BBC kwa sababu ya usawa wao wanatoa habari bila upendeleo mkubwa na idara ya kiswahili inanisaidia kupata habari za Afrika mashariki Kwa lugha yangu adhimu Huku toleo la kingeneza likinipa picha pana ya siasa za ulimwengu na sayansi Pia napenda AI jareza huu ni mbadala muhimu sana kwangu Napenda kusoma AI jareza Kwa sababu maranyingi wanatoa sauti kwa mataifa ya kusini mwa muadunia yaanini Global South ambayo maranyingi husahaulika na vyombo vya habari vya magaribi Hii inanipa usawa wa mtazamo kuhusu ni gogoro ya kimataifa na uchumi Ingawa tovuti rasmi ni muhimu, mimi hutumia mitandao ya kijamii kama X zamani Twitter kupata habari za dakika hii. Hapa ndipo ni na kanuni moja. Siamini kile ni nachoandikwa na kila mtu. Orodha ya ninafanya kitu kwanza, kitu kimoja ninachofanya ni kuorodha ya wataalam, yaani trusted list. Badala ya kusoma tu kinachotolewa kwenye timeline, mimi hufuata account za wandishi wa habari nguli, mashirika ya habari yaliyothibitishwa na watalamu wa vya mbali mbali. X inanisaidia kuona mijadala ya papo hapo Lakini kile ninachokisoma hapo huwa nakihakiki Yaani kukiverify kwenye tovuti rasmi kabla ya kukiamini ya pili natumia threads hivi karibuni nimeanza kutafuta threads kwa ajili ya uchambuzi wa kina zaidi ya na mazungumzo yaliyo tulia kidogo. Kuliko ghasia za x. Ni sehemu nzuri ya kupata makala fupi kutoka kwa wataalamu wa teknolojia na uchumi. Ya tatu, kitu ya tatu nachofanya ni kusoma vitu wa vya habari pekee hatukosi kufanya ubongo wangu huwe na hekima. Kwa hivyo nina maeneo maalum ya kusoma makala marefu zinazo chambua Kwanini mambo ya natokea Ninapenda medium Hapa ndipo ninapopata makala ya kipekee kutoka kwa watu waliofanya tafiti binafsi Napenda kusoma kuhusu mabadiliko ya kiteknolojia ya afya ya akili na uongozi Medium inanipa mtazamo wa mtu wa kawaida, mwenye ujuzi wa hali ya juu, jambu ambalo maranyingi hukosekana kwenye habari kubwa. Napenda pia The Economics na Looters, kwa ajili ya habari za soko lahisia, uchumi na dunia na siasa za kijiografia, yani geopolitics. Hapa ndipo kilele cha ubora. Looters inanipa ukweli mtupu, the raw facts, bila mapambo ya maneno. Wakati the economy inanishibisha kwa uchambuzi wa kina unaonisaidia kuona mwelekeo wa dunia katika miaka mitanu ijayo. Kama raia wa Afrika mashariki, ni lazima nijue kinachoendelea nyumbani. Mimi natumia the city.

Kujenga mahusiano kazini sio tu swala la kuwa na adabu na au kusalimia watu asubuhi. Kwangu mimi, huu ni uwekezaji wa kimkakati na wa wa kibinadamu unaoamua hatima ya furaha yangu na tija yangu ya kila siku. Tunaishi katika ulimwengu ambao tunatumia saa nyingi zaidi tukiwa na wafanyikazi wenzetu kuliko hata familia zetu. Hivi Hivyo ni jambo la busara kuhakikisha saa hizo zinajawa na heshima, uaminifu na ushirikiano. Ikiwa unaniuliza jinsi ninavyojenga mahusiano na wafanyikazi wenzangu, jibu langu limejikita katika falsafa ya ubinadamu kabla ya majukumu. Katika dakika kadhaa wacha nikupe maelezo, nitakufafanulia nguzo tano ambazo mimi hutumia kila siku kujenga madaraja imara ya mahusiano ofisini. Mahusiano yoyote imara huanzia na uaminifu kazini, uaminifu hauji kwa maneno matamu bali unakuja kwa vitendo vyenye uthabiti. Yani consistency. Njia yangu ya kwanza ya kujenga uhusiano ni kuwa na mtu ni kuwa mtu ambaye wenzangu wanaweza kumtegemea. Niki Nikiahidi kukamilisha sehemu yangu ya mradi ifikapo saa kumi jioni. Nitahakikisha inakamilika. Wafanyikazi wenzako wanapojua kuwa wewe sio mzigo wa kwao bali ni mshirika anaeongezea dhamani heshima huanza kujenga kitalu uwajibikaji wangu ndiyo unaotowa ishara kwa wenzangu kuwa mimi naheshimu kazi yao na muda wao. Huwezi kuwa na uhusiano mzuri na mtu unayemkwamisha kila siku kwa uzembe wako. Nimegundua kuwa kila mfanyakazi mwenzangu ana hadithi yake, ana changamoto zake na ana ndoto zake. Nikipaumbele changu ni kumsikiliza mtu kama binadamu, sio tu kama chombo cha kazi. Ninapozungumza na wenzangu mimi hujitahidi kuweka simu yangu mbali na kumpa umakini wangu wote. Ninapoulizwa habari za asubuhi, familia yako ikoje, huwa simaanishi simaanishi kama salamu ya kawaida. Huwa nataka kusikiliza jibu. Huruma huruma inakuja pale ninapogundua mwenzangu ana siku ngumu au ana msongo wa mawazo. Badala ya kumshinikiza kuhusu ripoti naweza kusema naona una mambo mengi leo. Naweza kukusaidia wapi ili upunguze mzigo? Kitendo hiki kidogo cha utu hujenga ukaribu ambao hauwezi kuvunjwa na tofauti ndogondogo za kiofisi. Hakuna mazingira ya kazi yasiyokuwa na migogoro. Tofauti za mitazamo na shinikizo la kazi la lazima. Vile Viletishi mgusha. Siri yangu ya kujenga mahusiano sio tu kuepuka migogoro bali ni namna ninavyoitatua. Mimi hufuata sheria za zungumza na mtu usizungumze kuhusu mtu. Ikiwa nina changamoto na mwenzangu, sipendi kusambaza maneno nyuma ya mgongo wake. Badala yake mimi humuomba mazungumzo ya faragha na kueleza hisia zangu kwa staha Lengo langu kuu sio kushinda mabishano bali ni kupata suluhu inayolinda uhusiano wetu. Kujua kuomba msamaha pale ninapokosea na kusamehe kwa haraka pale mwingine anaponikosea. Kumenifanya nionekane kama mtu mwenye ukomavu. Si jambo ambalo huvuta watu wengi karibu nami. Watu wengi ofisini hufanya kazi mzuri sana lakini mara nyingine wanapewa sifa wanazozistahili njia moja rahisi na yenye nguvu ninayotumia kujenga mahusiano ni shukrani yaani appreciation. Ni mimi sipotezi fursa ya kumpongeza mwenzangu na anapofanya kazi nzuri iwe.

Kuhifadhi pesa kwangu siyo tu kitendo cha kueka akiba ya fedha iliobaki mwisho wa mwezi. Ni nithamu ya kimaisha, ni sana ya kujitawala na ni mkakati wa makusudi wa kujenga uhuru wangu wa baadae. Katika ulimwengu huu unao tusukuma tutumie kila shilingi tunayoipata kupitia matangazo na shinikizo la kijamii Nimegundua kuwa bila mfumo thabiti wa akiba Mimi nitakuwa mtumwa wa madeni ya hofu ya kisho katika dakika kadhaa hizi, wacha nikupe maelezo, nitakufafanulia mfumo wangu wa siri wa kuhifadhi pesa. Kuanzia falsafa yangu ya matumizi hadi zana zinazo zitumia kuhakikisha kuwa kila shilingi ninayo ipata inafanya kazi kwa ajili yangu. Hii ndiyo nguzo kuu ya mfumo wangu. Zamani nilikuwa natafuta utaratibu wa kutumia kwanza kisha kuhifadhi kilichobaki. Matokeo yake yalikuwa ni kukosa cha kuhifadhi kila mwezi kwa sababu kila mara kilikuwa na mahitaji mapya. Leo nimegeuza mizani akiba yangu ni garama ya kwanza ya kabisa Maratu ni na mshahara unapo nikiupata chanzo kuu nikipata mshahara Ninapoingia asilimia ishirini hukatwa moja kwa moja na kuenda kwenye account ya akiba Kabla sijafikiria kulipa kodi ya nyumba au kununua chakula Kitendo hiki kina nilazimisha kuishi kwa kutumia asilimia themanini imeubaki Hii inaitwa shiria ya kujiwekea vikwazo vya hiari Kwa kuondoa kiasi hicho mapema akili yangu inajipanga kupata suluhu ya matumizi ndani ya kile kilicho baki Jambo ambalo limenifanya niondoe matumizi mengi yasio na ya lazima. Siwezi kuhifadhi pesa kama sijui pesa zangu zinaenda wapi. Kwa hivyo, mimi hutumia mfumo wa bajeti uliyogawanyika katika mafungu matatu. Yani 50, 30 na 20. Asilimia hamsini na tumia kwa mahitaji ya lazima hizi ni pesa za kodi, chakula, usafiri na bili za maji na umeme huu ni mzunguko wangu wa maisha na asilimia thalathini natumia kama matakwa, yani furaha na anasa Hapa ndipo ninapoweka pesa za kutoa asubuhi kununua nguo na au kulipa Netflix na fedha za za furaha Lakini ninaizuia isivuke kiwango hiki asilimia ishirini iliobaki naeka akiba na uwekezaji Hapa ndipo penye siri ya utajiri pesa hizi hugawanywa katika sihemu mbili mbili mfuko wa dharura na uwekezaji wa muda mrefu ni kipaumbele changu cha kwanza kilikuwa ni kujenga mfuko wa dharura maisha ya hayata biriki Gari linaweza kuharibika na unaweza kuumwa na kupoteza kazi bila mfuko wa dharula utalazimika kukopa na kuingia kwenye mzunguko mbaya wa madeni Nilihifadhi pesa hadi nikifikisha kiasi kinachoweza kunilinda kwa miezi sita ikiwa sitakuwa na kipato kabisa pesa hii siiweki kwenye accounti ninayo itumia kila siku iko kwenye accounti ya soko la fedha Yani money market fund ambapo, inapata riba kidogo lakini inapatika na haraka ikihitajika. Uwepo wa mfuko huu unanipa utulivu wa kisaikolojia. Siogopi dharula kwa sababu nimejilinda kwa ajili yake. Hii ni study ngumu kuliko zote. Zikari kadri kipato, changu kinacho kinavyo ongezeka, mimi hujaribu kuhakikisha kuwa matumizi yangu yanapanda kwa kasi hiyo hiyo. Watu wengi wanapopandisha cheo, wanahama nyumba na kununua gari jipya maramoja.

Katika mazingira ya kazi, mawasiliano kwangu siyo tu kitendo cha kubadilishana maneno au kutuma barua pepe. Ni uzi unaounganisha malengo ya taasisi na utu wetu kama wafanya kazi. Ninapozungumzia jinsi ninavyowasiliana na wafanya kazi wenzangu nazungumzia falsafa inayojengwa juu ya uaminifu, uwazi na heshima ya dhadi. Katika dakika kadhaa, wacha nikupe maelezo ya kina, nitakushirikisha msingi mikuu mitano ninayoitumia kuwasiliana, ambayo imekua siri ya mafanikio yangu katika kujenga timu imara na mazingila ya kazi yenye tija na furaha. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kufikiri kuwa mawasiliano ni uwezo wa kuzungumuza pekee Kwangu mimi kipaumbele namba moja ni kusikiliza Ninapowasiliana na mwenzangu mimi hujitahidi kumpa umakini wangu wote maana yake ni kueka simu pembeni kuacha kuangalia kioo cha kompyuta na kutazama mzungumzaji Sisimami tu kusikia sauti bali nasikiliza ili kuelewa hitaji hofu na pendekezo la mwenzangu Nimegundua kuwa mara nyingi migogolo kazini hutokea kwa sababu watu hawajasikilizana kwa kina Kwa kushiriki kwa kusikiliza kwa makini nimefanya mwenzangu wajihisi kuthaminiwa na kueleweka jambo ambalo hufungua mlango wa kuwasiliano wa dhadi. Kabla ya kujibu mara nyingi mimi huuliza kama nimekuelewa vizuri umemaanisha hivi hii inanihakikishia kuwa sote tuko kwenye ukurasa mmoja Mimi ni muumini wa mawasiliano ya wazi naamini kuwa ufichaji wa taarifa au kuzungumza kwa mafumbo huzalisha uvumi na kuto aminiana ufisini. Ninapowasiliana kuhusu mradi, changamoto au mabadiliko yoyote, mimi hutoa taarifa sahihi na zilizokamilika. Ikiwa kuna tatizo mimi hupendelea kulisema mapema kwa kususika badala ya kusubiri liwe janga. Hata hivyo, uwazi huu huambatani na ukali Mimi huwasilisha ukweli kwa njia ya staha Lengo langu ni kwamba wenzangu wajue kuwa wanaweza kunitegemea kwa habari za kweli ziwe nzuri au mbayo. Uaminifu huu ndiyo unaofanya timu iwe na ujasiri wa kukabiliana na changamoto kwa pamoja bila kuogopana. Sio kila jambo linapaswa kutumiwa kwa barua pepe. Na sio kila jambo linapaswa kuhitaji mkutano wa saa mbili sehemu ya ufundi wangu wa mawasiliano ni kujua chombo gani kinafaa kwa wakati gani kama barua pepe ninazitumia kwa ajili ya maelekezo rasmi twakwimu na kumbukumbu ambazo zinahitaji kurejelewa baadaye. Nahakikisha barua pepe zangu ni fupi na zenye kichwa cha habali kinachoeleweka na pili ni mawasiliano ya papo hapo yaani kama vile slack ama whatsapp. Haya ni kwa ajili ya mambo mipesi ya haraka na uratibu wa kila saa mikutano na mikutano ya ana kwa ana. Huu ndiyo upendeleo wangu Kwa ajili ya maswala ya hisia kutatua kutatua migogoro au kutoa marejesho yaani feedback Nimegundua kuwa barua pepe inaweza kueleweka vibaya Lakini kuonana na mtu kunanisaidia kusoma lugha ya mwili toni ya sauti jambo linalopunguza kuezekano wa kutoelewana mawasiliano kazini ni njia inayokwenda na kurudi Mimi huhitaji kutoa marejesho kwa wenzangu kwa namna inayowajenga na siyo kuwabomoa.

Filamu kwangu siyo tu mchanganyiko wapicha zinazocheza kwenye kioo au sauti zinazovuma spikani. Nichombo cha usafiri kinachoni chukua kutoka kwenye ulimwengu wangu wakawaida na kunipeleka kwenye kilele cha fikra za mwanadamu. Ninapoulizwa kuhusu filamu ninayoipenda zaidi, jibu langu halitaji tu jina la filamu. Mbali ninataja tukio linalobadilisha jinsi ninavyo uona ulimuengu. Muda na mauhusiano ya kimwanadamu Filamu ninaipenda na zaidi ya ambayo imeacha alama isio futika moyo ni mwangu ni Interstellar Iliongozo na anguli Christopher Nolan katika dakika kadha hizi na wacha nikupe maelezo Nitakuchukua kwenye safari ya kuelewa kwa nini kazi hii ya sanaa ni zaidi ya filamu ya sayansi ya anga Yani sci-fi na ni jinsi inavyogusa kila nyanza ya maisha yangu Kinachonifanya ni kipeniipende interstellar ni uwezo wake wakuunganisha mambo mawili makubwa sayansi nzitu na hisia nzito hadithi inaanza katika dunia inayokufa ambapo vumbi na njaa ivimetawala wahusika wanatafuta utajiri mbali wanatafuta namna ya kuishi hapa ndipo tunapokutana na kupa rubani wa zamani ambaye sasa ni mkulima Anaelazimika kufanya uamuzi mgumu zaidi ambao binadamu yeyote anaweza kufanya kuwacha watoto wake duniani ili aende angani kutafuta sayari mpya ya kuishi binadamu Napenda hadithi hii kwa sababu inagusia sirikari yetu ya asili kama binadamu Silika ya kutaka kuvumbua na kutafuta suruhu hata pale matumaini yanapopotea Filamu hii inaniambia kuwa sisi siotu wa kulima wa hapa duniani Sisi ni wavumbuzi wa ulimuingu Yani we are explorers moja ya vitu vinavyo ni sisimua zaidi katika filamu hii ni jinsi inavyocheza na thana ya muda Kupitia nathari ya Einstein Filamu inatuonyesha jinsi muda unavyo weza kutanuka na kusinya Yani time duration Kuna eneo katika filamu ambapo kupana timu yake wanashuka kwenye sayali ya maji Yani the mirror planet Kwa sababu ya nguvu za mvutano ya shimo jesu, yani the black hole Kwa saa moja kwenye sayali ile ni sawa na miaka saba duniani Wanapochelewa kurudi kwenye chombo chao kiku Wanagundua kuwa wamepoteza miaka 23 duniani ya masaa machache tu eneo hilo linanifanya ni tafakari kila ninapo iangalia fila muhimu Inanikumbusha kuwa muda ndiyo rasilimali peke ambayo hatuwezi kuirudisha kupa anapofungua video ya za watoto wake ambayo sasa ni watu wazima na kuona amekosea kukua kwao moyo wake huwa unapasuka Filamu hii imenifundisha thamani ya kila dakika nilionayo na watu ninawapenda ni inanifundisha kuwa ingawa sayansi inaweza kutufikisha kwenye nyota haiwezi kurudisha muda uliopotea Ingawa Interstellar imejaa fikiza mashimu myeusi na milango ya muda Yani wormholes moyo wake mkuni upendo Kuna mstali ambao maarufu ambapo mshukiwa Amelia Brand anasema kuwa upendo ni kitu peke kina choweza kuvuka vipimo vya muda na nafasi. Love is the only one thing we are capable of perceiving that transcends dimension of time and space. Hii ndiyo sababu ku inaenipenda, inaipenda filamuhi Inadipitisha kuwa akili ya sayansi pekee haitoshi kuma.

Unaponiuliza kuhusu tumi bola ya mpira ya miguu wa marekani, yani tunayoijua huku ka Afrika kama rugby lakini amerekani inaitwa American Football au kwa jina lake maarufu kule nyumbani NFL akili yangu wa hifikilii tu twa kwimu. Mbali inafikilia utamaduni wa ushindi nithamu na ya hali ya juu na uwezo wa kutawala kwa miongo mikatha Ingawa soka, yani soka ndiyo mchezo unaopendwa zaidi duniani NFL ina msisimko wakipekee kutokana na mikakati yake ya kijeshi na nguvu ya ajabu ya wachezaji Ili kukupa jibu lakina, itakalo kuchukua dakika kadhaa, nitakufafanulia timu ambayo mimi binafsi inayeshimu kuwa kama timu bora zaidi ya wakati wote. Kutokana na historia ya mafanikio yake The New England Pirates Lakini ili ili kuwa na usawaha Nitaiungusa pia timu inayotawala sasa hivi The Kansas City Chiefs Ili uone tafauti kati ufalme wa zamani na ufalme wa sasa Kwa miaka ishirini kuanzia mwaka wa elfu mbili na moja hadi mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa hakuna timu haka kukuwa na timu yoyote katika michezo yote ya marekani iliokuwa na usawishi kama the New England Pirates. Machoni pangu hawa ndiyo bora kwa sababu walivunja rekodi zote za ulimwengu. Kumfumo wa pilot way, siri yao haikuwa kanuni ka haikukuwa kanuni wachezaji ghali zaidi bali likuwa ni mfumo wa kocha Bill Betchick Walioamini katika nithamu kila mchezaji kufanya kazi yake Yani do your job na kutumia wachezaji ambao wengine walithani hawafai Lakini hapa wangegeuka kuwa mashujaa Tom Brand, yani The Goat, huwezi kuitaja Pilots bila kumtaja Tom Brand. Alikuwa quarterback, yani mchezaji anayerusha mpira, ambaye alianza kama mchezaji wa akiba, asiyepewa nafasi. Lakini akaishia kushinda mataji sita ya Super Bowl akiwa na timu hii. Kulagbi ya Amerikani, yani NFL, ni kama mchezo wa chase uliotiwa nguvu za kimwili. Timu bora kama pirates au chefs wanahazishindi kwa sababu ya misuli peke. Zinashinda kwa sababu ya playbook, draft la michoro ya jinsi ya kushambulia na kuzuia. Katika michoro hiyo, kila mchezaji anamstali wa na na mwelekeo mahususi. Ikiwa mchezaji moja atakosea hatua moja kwenda kushoto badala ya kulia, mchezo mzima unaweza kuharibika. Hii ndiyo maana mimi ni naiicha pirates kuwa bola uwezo wao wa kutekeleza michoro hiyo kwa usawishi wa asilimia mia moja Ulikua wakustajabisha ikiwa tutazungumzia timu bora ya leo Hapa tutaweza kubishana sana na Kansas City Chaves wanao wanachokifanya sasa hivi ni chaki pekee kwa sababu wamechukua kijiti kutoka kwa pirates na kukimbiza kwa kasi zaidi Patrick moo Mahomes, yeye ni mchezaji ambaye amejibadili amebadili jinsi soka hii inavyochezo ana uwezo wakurusha mpira akiwa ametazama upande mwngine au akiwa karibu kuanguka ubora wake upo kwenye ubunifu wa IQ ya mchezo Kuna mwngine anaitwa Andrew Reid, mwalimu na mshambulizi Kocha huyu ameweza kutengeneza mifumo ambayo imewacha imewachanganyi imewachanganya walinzi watimu pizani Chef wanacheza kwa furaha lakini kwa hatari kubwa Unapo nuliuliza timu bora Mimi huna naangalia viegezo vitatu ambazo Nimejifunza kupitia kufuatilia mchezo huu.

Matumizi yangu ya muda mtandaoni siyo tu swala la masaa na dakika ni kielelezo cha jinsi maisha yangu ya kisasa yanavyofungamana na teknolojia. Ikiwa unauliza natumia muda gani mtandaoni kwa siku, jibu langu la unyoofu ni kwamba mimi hutumia wastani wa saa sita hadi nane, lakini nambari hiyo inahitaji ufafanuzi wa kina, ili kuelewa tofauti kati ya kutumia muda na kupoteza muda. Katika dakika kadhaa za maelezo, nitakuchukua kwenye safari ya ratiba yangu ya kidijitali Nikikuelezea jinsi ninavyogawa muda wangu kati ya kazi kujifunza na burudani na kwa nini nimeamua kuwa msimamizi mkali wa kioo changu cha simu na kompyuta siku yangu mtandaoni inaanza takribani saa moja baada ya kuamka Nimejifunza kutoshika simu mara tu ninapofumbua macho ili kulinda amani yangu ya akili. Hata hivyo kuanzia saa mbili ya asubuhi mimi huingia mtandaoni kwa ajili ya mambo mawili makuu mawasiliano na ratiba Hapa ninalenga kutumia kama saa moja huu ni muda wa kukagua barua pepe umuhimu, kujibu ujumbe wa haraka na wa WhatsApp na unahusu mipango ya siku na kupitiza tovuti za habari ili kujua dunia imeamkaje. Katika saa hii la kwanza, nimi ni mtumiaji mwenye lengo. Sifanyi skroli ya bila mpango na tunatafuta taarifa mahususi zinazonisaidia kuanza siku yangu ya kazi ni kiwa na dira. Sehemu kubwa ya muda wangu mtandaoni takribani masaa manne hutumika kwenye shughuli za usajilisaji na utafiti Kwa kuwa kazi nyingi za sasa zinahitaji internet muda huu ni uwekezaji Yani natumia kufanya utafiti na maendeleo Ninatumia majukumu kama Google Scholars, LinkedIn na tovuti za kitaaluma kupata maarifa mapya mikutano ya mitandao, katika dunia hii ya kazi ya za mbali, mikutano za Zoom au Google Meet zinachukua sehemu ya muda huu Hapa, mimi hutumia mbinu ya time blocking Ingawa niko online, mimi huzima notification za mitandao ya kijami ili kuhakikisha masaa ya ya haya manne yanakuwa na tija ya asilimali miamoja Kwangu huu sio muda wa kuchat bali ni muda wa kujenga mustakabali wangu Baada ya majukumu ya kazi mimi hutenga saa moja maalumu kwa ajili ya kujifunza kitu kipya kupitia YouTube au majukumu ya kozi kama kosera au Udemy huu ni wakati ninapogeuza mtandao kuwa mwalimu wangu Napenda kusilikiza podcast au kutazama makala zinazohusu uchumi, teknolojia au saikolojia. Nimegundua kuwa internet ni maktaba makubwa zaidi duniani na kutumia saa moja kila siku kujifunza ni siri ya kubaki na ushindi kama katika soko la ajira. Muda huu unanifanya nijihisi mwenye utajiri wa fikira na unanipa dhamani ambayo siwezi kuipata kwenye televisheni ya kawaida. Hapa ndipo changamoto kubwa ilipo. Mimi hutumia kati ya saa moja hadi mawili kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter au TikTok. Huu ni muda wa kupumzisha akili. Lakini nimeuweka ulinzi mkali. Nimegundua kuwa agrolithim za mitandao hii imeundwa kutuweka mtandaoni milele ili nisipotee mimi hutumia screen time limit kwenye simu yangu saa ikiisha simu inajifungia programu hizo huu ni muda wa kuona marafiki wanafanya nini kutazama vichekesho vifupi au hutafuta habari za michezo ni muda wa starehe, lakini ninaamini kuwa starehe isiyo na uthabiti inageuka kuwa utumwa. Kutumia masaa manane mtandaoni kuna gharama yake.

Kusema kweli, swali la kama napenda kutembea msituni halija halihitaji jibu la ndiyo au hapa napekee, ni swali inalofungua mlango kueleza sehimu muhimu ya maisha yangu. Kwangu mimi, msitu simkusanyiko wa miti tu mbali ni hekalu la asili ambamo mimi hupata utulivu ambao ulimwengu wa kisasa kwenye kelele na kasi hawezi kunipa. Ninapopigia hatua ya kwanza kuingia ndani ya misitu Jambo la kwanza lilalonihamashisha nii mabadiliko ya hewa Kuna harufu fulani ya kipekee mchanganyiko wa ardhi mbichi majani yanayo oza kwa amani na harufu nzuri ya miso nobari au miti ya asili Harufu hii hunikumbusha kuwa Mimi ni kiumbe wa dunia hii Kila ninapovuta vuta pumzi ndani ya misitu nahisi mapavu yangu ya kisafishwa tofauti na hewa ya mjini iliyojaa moshi na vumbi hewa ya misitu ina uzito wa uhai ni kama msitu mwenye unanialika kupumua kwa mara ya kwanza Baada ya muda mrefu wa kubanwa na kutag kuta za ngezi watu wengi hufikiri misitu ni mahali pa kimya Lakini kwangu msitu umejaa muziki wa hali ya juu Kuna ukimya wa kweli msitu kuna mkimya wakweli msituni Kuna kelele takatifu Kuna zile za mlio wandege Kila ndege ana hadithi yake Kwanzia ya kichiriku wadogo hadi mwewe wanaopiga yowe angani Kuna pia sauti ya upepo Ninapenda kusikia upepo ukipita kwenye vilele vya miti ni sauti inayofanana na mawimbi ya bahari ikinikumbusha kuwa kila kitu kiko kwenye umwendo Ninapenda pia sauti ya mitikiso ya majani wa kila katua ninayopigia juu ya majani makavu hutoa sauti ya shwa shwa ambayo kwangu ni kama mdundo wa safari yangu sauti hizi zi hazichoshi, hazifanani na kelele za honi na za magari au sauti ya mashini ni sauti zilizoboresha uwezo wangu kwa kusikiliza na kunifanya nizingatie kwa wakati uliopo Yani mindfulness Ninapotembea macho yangu hayachoki kutazama Yanapenda jinsi mwanga wa jua unavyopenya katikati ya matawi ya miti na kutengeneza michirizi ya thahabu sakafuni mwamsitu Hali hii haijapani huitwa mko komobe komorebi ni maanthari ambayo hakuna mchoraji duniani anayeweza kui kuiga kikamilifu Rangi ya kijani inaathari ya ajabu isaikolojia inatuliza neva zangu naona viumbe wadogo kama mchua wakifanya kazi kwa bidii Naona ubwende na wa vipepeo wakiwa kati mwingine Naona jinsi mzizi wa mti mgongwe inaviyoshiliki ardhi kwa nguvu Hii inanifundisha kuhusu uvumilivu na msingi imara maishani kutembea msituni kuna kuhanifundisha kuwa kila kitu kina msimu wake katika matembezi yangu na kutana na miti ilioanguka na kua kuanza kuoza Badala ya kuhu kuzungu kuhuzunika naona jinsi mti huo unavyo unavyotoa rotuba kwa mimea mipya kukumea Msitu unanifundisha kuwa kifo ni sehemu ya maisha na kwamba hakuna kinachopotea katika asili Pia msitu hunifundisha unyenyekevu Ninaposimama mbele ya mchi ulio dumu kwa miaka miambili nagundua jinsi maisha yangu yalivyo mafupi na ya thamani Inanifanya nifikirie hupya mtazamo ya ma matatizo yangu gafla, yale mambo ya nayonipa msongwa wa mawazo, ofisini au mtaani yanaonekana kuwa madogo na yasiyo na maana mbele ya ukuu wa asili. Sipendi kutembea msitu kwa ajili ya uzuri tu.

Swali la kama nimewai kujifunza kupiga gitaa inanirudisha nyuma katika kipindi fulani cha maisha yangu ambacho, ni kikumbuka kwa tabasamu, lakini pia kwa maumivu kidogo ya vidole. Ni kijifunza gitaa kwanza, halikuwa tu suala la kuchukua kifaa, chambao na kwanza kupigia. Ilikuwa ni safari ya kuitambua nafsi yangu, uvumilivu wangu na uhusiano wangu na sauti. Na kumbuka siku ya kwanza niliposhika ngitaa mkono ni mwangu. Lilikuwa ni gitaa la zamani la mbao. Yaani lenye harufu ya vanish na vumbi kidogo. Wakati huo nilifikili kuwa kujifunza kungekua rahisi kama ninavyo waona waana muziki wa jukwaani wakitelezesha videolevyao kwa wepesi. Lakini pundetu nilipo jaribu kutoa sauti ya kwanza niligundua kuwa ngitaa ni mwalimu mkali Mwanzoni kila nilichogusa kilitoa sauti ya kugwara vidole yangu havikuwa na nguvu hata ya kutosha kukandamiza nyuzi na kila nikijaribu kubadiri kodi moja kwenda nyingine kulikuwa na ukimya mrefu uliokatisha tamaa Lakini ndani ya ule ukimya wakushindwa kulikuwa na hamu kubwa ya kutafuta kufanya ule mbao uimbe moja ya mambo ambayo watu hawa ya semi sana kuhusu kujifunza gitani maumivu ya vidole katika wiki za kwanza, ncha ya kidole yangu ya mkono wakushoto ilikuwa na maumivu makali nzuri za chuma zilikua zikikata ngozi yangu laini Nilifikia hatua ya kutaka kuacha Nilijiambia kuwa labda mikono yangu haikuumbwa kwa ajili ya sanaa hii Atahivyo, baada ya muda kitu cha ajabu kilitokea ngozi ilianza kuwa ngumu ile hii ilikuwa alama yangu ya kwanza ya ushindi maumivu yale ya lipungua na nafasi yake ikachukuliwa na uwezo wa kushika nyuzi kwa muda mrefu bila kuumia Hapa ndipo nilipojifunza somo la kwanza la maisha kupitia gitaa kwamba mambo mazuri yanahitaji uvumilivu na kupitia kipindi cha usumbufu kabla ya kuwa mwepesi kujifunza gitaa ni mazoezi ya kiakili pia, na kumbuka ni kiihangaika kuelewa jinsi ya kuratibu mikono yangu miwili. Mkono wakulia ulikua unapaswa kucheza mdundo, yaani strumming. Huku mkono wakushoto ukiihangaikia kutafuta kodi sahihi. Maranyingi akili yangu haiku jua cha kufanya, lakini vidole vilikataa kutulia. Nilipoteza saa nyingi nikijaribu kupiga kodi ya F major ili ni iyojitahidi kidole kimoja kulaza nyuzi zote Yani B bar record Kwangu hiyo ilikuwa kama kilele cha mlima Everest Kila nilipojaribu sauti ilitoka ikiwa imeziba Lakini siku ile nilipoweza kutoa sauti safi ya kodi hiyo Kwa mara ya kwanza, nilihisi kama nimeshinda tuzo la grami huo ulikua wakati ambapo, muziki ulianza kueleweka Kardi nilivyo zidi kufanya mazoezi, gitaa iliacha kuwa kifaa cha na kuanza kuwa lugha Niligundua kuwa, sihitaji maneno kueleza huzuni yangu au furaha yangu na weza kufanya hivyo kupitia mchanganyiko wa minor na major codes kuwa na utulivu wa kipekee, unaokuja unaotulia chumbani peke yako usiku muanga ulikua hafifu na ulianza kupiga nyuzi kwa upole katika nyakati hizo, gitaa ilikuwa kama rafiki anayenisikiliza siri zako sauti ya gitaa inawezo wa kuituliza akili iliochoka na kuleta amani ambayo ni vigumu kuipata kwingineko. Katika safari hii nilijaribu njia nyingi. Nilianza kwa kujiandaa mwenyewe kupitia video ya YouTube. Nikatazama walimu mbalimbali duniani. Badae nilitambua umuhimu wakua na mwalimu wakaribu au rafiki anayejua zaidi yangu.

Kila mtu ana adui wake wa siri ndani ya nyumba Kwa wengi ni kufagia, kwa wengine ni kupiga pasi nguo zinazokataa, kunyooka Lakini kwangu mimi hakuna kaziinayojaribu inayojaribu uvumilivu wangu Inayochosha akili yangu na inayohisi kama adhabu ya milele kama kuosha vyombo Nikisema ninachukia kazi hii, sishambuli tu kitendo cha kutumia maji na sabuni Nazungumzia ule mzunguko wa usioosha ambao, usioisha ambao unahisi kama unayonya, unanyonya nishati yangu ya kiroho na kimwili Fikiria asubuhi nimetulia Umetoa vyombo kikombe chako na cha kahawa na unajihisi mwenye tija Lakini unapotumia kijiko Unapotumia kijiko jikoni unakutana na rundora vyombo. Vyombo havina adabu Vimejipanga hapo vikiwa vimejaa bakini ya chakula ilichokukauka Kuna sufuria inayo unga kidogo chini. Kuna sahani zenye mafuta ya mchuzi ambayo sasa yameganda na kuna vijiko vilivyo jificha chini kabisa ya linda la maji machafu kuonekana ule pekee unatosha kuniharibia siku ni kama vile kila bakuli linacheka, likijua kuwa nitalazimika kutumia dakika 20 au 30 zijazo nikiwa nimeinama juu ya sinki. Nikipambana na uchafu ambao mimi mwenyewe au wenzangu tuliotengeneza. Kuosha viombo ni kazi inayovamia milango yako yote ya fahamu kwa jinsi kwa njia hasi. Ile ya mguso. Hakuna hisi mbaya kama kutumbukiza mikono yako kwenye maji ya vuguvugu kisha ukagusa kitu chenye utelezi au mabaki ya chakula ambayo hayatambui. Ni mstuko wa papo hapo, unakunywa, unakufanya utake kurudi nyuma Harufu pia, mchanganyiko wa harufu ya sabuni na limao na harufu ya mabaki ya chakula kama yai au samaki ni mchanganyiko ambao pua haujawahi kukubali na pia kuna maumivu ya mgongo Kwa mtu mrefu kama mimi, sinki nyingi za jikoni zimejengwa kwa urefu unaonilazimisa kuinama kidogo Kabla ya viombo kumi, mgongo unaanza kutoa malalamiko ni mateso ya kimya kimya. Sababu kuu inayofanya nichukie kuosha vyombo kuliko kufua nguo au kusafisha madirisha ni mzunguko wake wa haraka Ukifua nguo na kuzianika, unahakika wa angalau siku chache kabla ya kupa kuja tena Ukisafisha sakafu, inakaa safi kwa muda Lakini vyombo, vyombo ni kama kiumbe hai kinacho zaliana Unaweza tumia saa nzima kusafisha sinki zaidi hadi lingare Lakini dakika tano badae mtu akuje anakula tunda au anakunywa maji na tovuti la ugarifu anaanza kutengeneza upia. Ni kazi inayokufanya uhisi kama unashindana na wakati ambao huwezi kuushinda. Ni kama hadithi ya sisfasa wa kwenye vitabu vya wagiriki Alielaaniwa kusukuma jiwe kubwa juu ya mlima kisha likifika juu analirudisha chini na analazimika kuanza tena Kila nikiweka sahani ya mwisho kwenye raki najua fika kuwa baada ya saa mbili kutakuwa na nyingine ndani ya kazi hii kuna viwango vya chuki Naweza kuvumilia kuosha glasi ya maji lakini zinapokuja sufuria za ugali au maharagwe hapo ndipo urafiki unapoisha. Sufuria hazihitaji nguvu. Zinaitaji kugwaguri.

Katika ulimwengu wa sasa, simu yangu janja ya na kompyuta yangu ni vifaa ni viungo vya mwili wangu. Nikitakthmini matumizi yangu ya kila siku nagundua kuwa maisha yangu yangegawanyika katika kuta za programu, yaani apps mbali mbali. Kila ninapofungua kioo cha kifaa ya changu naingia katika ulimwengu tafauti. Kutoka kwenye ofisi ya kidijitali hadi kwenye uwanja wa michezo au maktaba isiyo na mwisho. Hapa kuna uchambuzi wa programu ambazo zimekuwa marafiki zangu wa karibu na kwanini siwezi kufanya kazi bila hizo. Maisha yangu yangekuwa vurugu tupu bila notion. Hii ni programu tu ya si programu tu ya kuchukua maelezo. Ni ubongo wangu wa pili. Humu ndimo ninamohifathi kila kitu Kwanzia malengo yangu ya mwaka, ratba ya miradi yangu hadi orodha ya vitabu ninavyotaka kusoma. Napenda jinsi inavyo niruhusu kupambana kupanga mawazo yangu katika kurasa zilizounganishwa Kila asubuhi kabla hata sijanywa maji, mimi hufungua notion kuwa kuona to-do list. Inashirikiana kwa karibu na google kalenda. Mimi ni muumini wa time blocking. Kama jambo halipo kwenye kalenda yangu, basi halipo maishani mwangu. Rangi tafauti kwenye kalenda hunisaidia kuona uiyano wa muda wangu katika kati ya kazi, mapumziko na mazoezi ya mwili. Hii mbio ndio zinazoniweka kwenye mstari wa kuniepusha na msongo wa mawazo kwa kusahau uhadi muhimu. Kwa mawasiliano ya kijamii, WhatsApp ndio muhimu kwangu. Ni hapa ambapo naungana na familia marafiki na na wazamini wa vikundi vya kijamii. Hata hivyo WhatsApp ni kisu chenye makali makuili. Inaweza kuwa cho chanzo cha usumbufu mkubwa. Nimejifunza kuwa kuzima notification za vikundi vingi ili kulinda utulivu wangu wa akili yangu Ninakagua ujumbe pale tu ninapokuwa na muda wa maksudi. Upendi wa kazi yaani Slack ndio ofisi yangu Ninapenda jinsi inavyotenganisha mazungumzo ya kitaaluma na yale ya kirafiki. Slack hunisaidia kubaki katika hali ya kazi, yaani work mode. Unaweza uwezo wa kuunganisha programu nyingine kama Google Drive, ndani ya Slack Unafanya ushirikiano wa ku share na wenzangu uwe mwepesi na wa haraka. Bila haja ya kutumia barua pepe ndefu zinazochukia, zinazochukua muda wa kujibu nikihitaji kujifunza kitu kipya iwe ni jinsi ya kurekebisha kosa fulani kwenye kompyuta au kuelewa historia ya kale youtube ndio maktaba yangu kwanza ya kwanza mimi hutumia zaidi kama chombo cha elfu elfu kuliko burudani tu nimejiandikisha yaani kama subscriber kwenye channel za kisayansi, falsafa na teknolojia ambazo hunifanya nifikiri kwa kina Kwa upande wa anga za sauti Spotify ndio sauti ya maisha yangu Nina playlist kwa kila hali hile wakati napotaka kuwa na deep focus Yaani muziki wa lofi au wa vyombo Yaani instrument ninapohitaji kufanya kazi nzito na wakati napotaka kufanya mazoezi yaani workout nyimbo zenye mdundo wa kasi ninapokuwa mazoezini. Pia napenda podcast. Spotify imenifungulia ulimwengu wa podcasti. Ambapo ninasikiliza mahojiano na watu wenye busara nikiwa njiani au nikifanya usafi wa nyumbani. Muziki ya sauti hii zinanisaidia kupaka rangi kwenye kijivu cha majukumu ya kila siku. Ingawa najaribu kupunguza muda kwenye mtandao wa kijamii X bado ni chanzo changu kuu cha habari za papo hapo Napenda kufuata wataalamu.

Kujibu swali kuhusu rangi ninayoipenda ni sawa na kueleza mazingira ambayo nafsi yangu huhisi amani zaidi Nga wa ulimwengu umeumbua kwa mamilioni ya langi enye kuvutia Kwa ngu mimi langi ya blue yani samawati ni si langi tu ni hali ya akili ni kinga thidi ya vurugu za ulimuengu ni na ni daraja katia kile tunacho kiona na kile tunachohisi sababu ya kwanza ninaifanya niamini kuwa bluu yorangi yangu ni uhusiano wake na kina vitu viwili viku katika asili Anga na bahari Ninapotazama anga wakati wa mchana uliotulia na hisi upana usio na mwisho Inanikumbusha kuwa matatizo yangu ni madogo mbele ya ukubwa wa ulimwengu Bahali nayo kwa upande wake hubeba rangi ya blue yenye uzito na asili Kuna kitu cha ajabu kuhusu kusimama afukweni na kutazama upeo wa macho ambao blue ya maji na blue ya anga hukutana katika hatua hiyo rangi hii inanifundisha unye nyekivu Inaniambia kuwa kuna kina ndani yangu ambao bado sija kigundua ni sawa na jinsi bahari ilivyo na kina kirefu chenye majabu mingi Tunaishi tukatika ulimwengu mwenye kelele nyingi zarangi nye kundu inadai umakini wetu kwa haraka ngano inatupigia kelele kwa msisimko Lakini blue, blue haipigi kelele Inakuwalika utulie kama mtu anethamini sana amani ya ndani blue imekua tiba yangu ya kisaykolojia Tafiti za kisayansi zinasema kuwa Rangi ya Blue haisaidi kupunguza mipango ya moyo na kutuliza chinikizo la damu Kwangu hii ni jambu la kisayansi tu ni uzoefu wa ukweli ninapovashat ya blu au ninapokaa kwenye chumba chenye kuta za blue hafifu Najihisi kuwa Najinahisi kuta za ulinzi za akili yangu zikishuka Inanipa ujasili wakua mkweli na mtulivu Hata katika changamoto katika historia ya utamaduni Blue mara nyingi umesishwa na umaminifu na hekima Hii ni sababu nyingine inaifanya nivutiwe na ayo Mimi ni mtu anayetamini sana umaminifu katika mahusiano na umakini katika kazi Blue inawakilisha mtu anayetamini fikiri kabla ya kutenda Sio rangi ya miheko ya papo hapo ni rangi ya mantiki na tafakali ya kina Inani hamakishisha kuwa mtu ambaye mwingine wanaweza kutegemea kama vile anga ambayo vipo pale kitu kila siku au bahali inayofuata miondoko yake kwa nidhamu katika mazingira ya kitaalamu Rangi hii hunipa hali ya kujiamini bila kuhitaji kujionyesha sana upendo wangu wa rangi hii unaonekana katika kila nyanja za maisha Kwanzia kwa mavazi kukifungua kabati yangu utasalimiwa na vivuli mbalimbali vya blue Kwanzia navy blue nzito ya mikutano muhimu hadi blue ya bahari kwa ajiri ya matembezi ya jioni ni rangi inayoweza kubadilika kulingana na mazingira bila kupoteza hathi yake mazingira ya kazi pia kama kalamu ya wino ya blue inaasilia uandishi wa thati zaidi kwangu kuliko langi nyingine Hata kwenye screen ya kompyuta yangu, mathari ya blue yanahunifanya nifanyekazi kwa saa nyingi bila kuchoka macho sanaa za muziki pia, ninaposikiliza muziki kwa jazz ama blues naona rangi ya blue ni sauti ya huzuni iliopazwa na matumaini, ni sauti ya usikivu tulivu Napopenda.

Linapokuja suala la chakula, mimi hujikuta katika vita vya kudumu kati ya mambo mawili. Ulimi wangu unapenda ladha nzito na mwili wangu unahitaji wepesi wa nishati safi. Ukiniuliza unapenda chakula gani, jibu langu ni rahisi kama kuchagua upande mmoja, bali ni simulizi ya jinsi nilivyojifunza kusawazisha hamu ya moyo na hitaji la afya lazima niwe mkweli. Kuna kitu cha kipekee na chenye kulevya kuhusu chakula chenye mafuta kidogo. Mafuta ni mbeba, yani ladha wa ajabu Fikiria harufu ya kuku aliekaangwa akatoka kuwa na ukoo wa dhahabu, yani kripsi au, chips zilizotolewa jikoni zikiwa bado zina sauti ya kukaangika Ninapokula chakula chenye mafuta kuna hisia ya kuridhika ambayo hutokea haraka. Kitaaluma mafuta huchochea ubongo kutoa kemikali za furaha. Kwa muda mrefu nilivutiwa na vyakula kama nyama choma yenye mafuta kiasi au vyakula vya kukaanga ambavyo vimejaa viungo, kwangu vyakula hivi vilikuwa ni zawadi baada ya kazi ngumu, vilikuwa ni alama ya sherehe na ya mapumziko. Hatua hiyo, kadri muda ulivyopita nilianza kugundua gharama ya siri ya vyakula hivi. Baada ya mlo mzito wa mafuta, nilihisi uchovu. Uzito na wakati mwingine ukungu wa akili, yaani brain fog. Ni hapo ndipo safari yangu ya kuthamini chakula kisicho na mafuta ilipoanza. Kwa sasa naweza kusema kwa ujasiri kuwa napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mengi au kile kinachotumia mafuta asili kwa kiasi kidogo sana. Mabadiliko haya yanakuja kwa urahisi lakini yalikuja baada ya kugundua faida zake mwilini mwangu. Ninapokula vyakula vya kuchemsha, vya kuoka yaani baked, au vilivyopikwa kwa mvuke yaani steamed, ninahisi tofauti ya wazi. Ina ladha halisia. Nimeanza kugundua ladha ya kweli ya mboga nafaka. Mafuta mengi mara nyingi hufunika ladha halisia ya viungo. Sasa naweza kufurahia utamu wa asili wa karoti, harufu ya kipekee ya mchele wa basmati, au wepesi wa samaki aliyepikwa kwa mvuke bila kufunikwa na safu ya mafuta ya kukaanga. Tofauti na chakula cha mafuta kinachonifanya nitake kulala. Chakula chepesi kinanipa nishati ya kuendelea na kazi. Nahisi mwili wangu unayeyusha chakula hicho kwa urahisi. Zaidi, akili yangu inabaki kuwa angavu. Upendeleo wangu kwa chakula kisicho na mafuta unatokana na heshima niliyoanza kuipa afya yangu. Nimejifunza kuwa mafuta mengi hasa yale yaliyosindikwa, yaani saturated fat and trans fat, ni adui wa moyo na mishipa ya damu. Sitaki tu kula ili nishibe, nataka kula ili niishi maisha marefu na yenye tija. Leo hii nikitazama sahani yangu natafuta rangi, mboga za majani, matunda, na protini konda yaani lean protein. Zimechukua nafasi ya vyakula vya kukaanga. Hii imenifanya nijihisi mwepesi, ngozi yangu inakuwa na afya zaidi na hata hemeko yangu yaani mood, umekuwa na utulivu zaidi. Kuna amani ya kipekee inayokuja unapojua kuwa unachokula kinajenga mwili wako badala ya kuubomoa. Hata hivyo kusema napenda chakula kisicho na mafuta haimaanishi nataka mafuta, nakataa mafuta yote. Nimejifunza kutofautisha kati ya mafuta hatari na mafuta yenye afya. Ninapenda sana vyakula.

Ninapo funguwa macho na kufikiria neno likizo, akili yangu haisafiri kuenda kwenye mji mikubwa yenye majengo marefu na kelele za magali. Badala yake, likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko waasili isiogusua, ukimia wenye maana na uvumbuzi wakiroho. Ndoto yangu si kuenda mahali fulani tu, mbali ni kupotea ili ni jipate upya. Hivi ndivyo taswila ya likizo yangu inavionekana katika ukumbi wa mawazo yangu. Likizo yangu ya ndoto ingeanza katika mahali ambapo mawimbi ya simu hayafiki. Nafikiria kisiwa kidogo mahali fulani katika bahari ya hindi. Labda sehemu ya mbali ya visiwa vya usheri sheri. Au upande usiojulikana wa zanzibar. Lakini si kisiwa cha hoteli za kifahari za gezi. Ni natamani kuishi kwenye nyumba ndogo ya mti au kibanda kilicho jengwa kwa vifaa vya asili kikiwa kimejificha katikati ya miti ya minazi au mauwa ya mwitu upande mmoja wa kibanda changu ungekua unatazama bahari ya kijani blue isio na mwisho na upande mungine ukiwa umekumbatiwa na msitu mzito wenye sauti za zandege na nyani Harufu ya chumvi ya bahari ingekua manukato yangu ya kila subuhi katika likizo hii ya ndoto, hakuna saa ya kengele, yani ya alam Ningiamshua na mwanga wa kwanza wajua ukipenya kwenye pazia nye jeusi la hariri Jambo la kwanza ni nalofanya si kuangalia simu mbali ni kutembea peku peku juu ya mchanga mweupe ulio baridi Nafikiria ni kifanya mazoezi ya yoga au kutafakari ufukweni wakati jua alinachomoza katika wakati huo hakuna to-do list Hakuna barua pepe za kazi na hakuna shinikizo la kijami ni mimi pumuzi yangu na mudundo wa bahari kia mshakinywa changu kingegeuka matunda yaliochumua muda mfupi uliopita na mnanasi matamu maembe na maji ya madafu nikila nikiwa nimekaa juu ya tawi la mti liloanguka mchana walikizo yangu ya ndoto ungekua ni wa uvumbuzi, lakini si uvumbuzi wakukimbizwa na mwongozo wa watali. Ningianzia matumbwi mdogo wa mbau na kupiga makasia polepole kuelekea kwenye miamba ya matumbwawe. Ningependa kuzama chini ya maji na kushuhudia ulimwengu wakimia wasamaki mwenye rangi za ajabu chini ya maji kuna amani ambayo huwezi kuipata nchikavu ni ulimwengu mwingine kabisa Unaokukumbusha jinsi dunia ilivyo pana Baada ya hapo, ningetumia masaa kadha nikitembea misitu misituni. Ningegundua maporomoko ya maji ya liojificha. Ningekachini ya poromoko hilo nikiruhusu majibaridi ya mlima ya nisafishe uchovu wa mwaka mzima wa kazi. Katika likizo hii, muda ungekua kama mpira wa kamba uliovunjika. Hakuna mawazo wala mwisho. Hauna mwanzo wala mwisho. Ni saa tu ilio tawala. Chakula katika likizo yangu ya ndoto kingekua rahisi lakini chenye latha ya kipeke. Na fikili kula samaki alievuliwa saa chache zilizo pita. Aliepikwa kwa uviuno, viungo vya asili na kukaangwa juu ya mkaa wanazi Ninge kula nikiwa nimezungukwa na watu wa eneo hilo Nikisilikiana na hadithizao, lughayao na kicheko, chao Hapa ndipo sehemu ya pili ya ndoto yangu ilipo Kuburudishana na.

Ninapota fakari kuhusu kazi yangu na masomo niliyoyapitia. Sioni tu mlolongo wa miaka nilikaa darasani au saa nilizotumia ofisini. Naona mchakato wa mabadiliko ya kifikra. Kwangu mimi, masomo ya mekuwa ni msingi wa kuelewa ulimwengu na kazi imekuwa ni uwanja wa kutumia uelivu huo kutatua changamoto za kijamii na kiuchumu. Hii ndiyo picha kamili ya wapi ni natoka niko wapi sasa na ni nini nikasuma mbele kila kichwa. Masomo yangu ya lianza kwa shauku kubwa ya kutaka kujua jinsi mambo ya navyofanya kazi. Tangu nikiwa shuleni si kuwa mwanafunzi wa kukariri ili nipate alama ya juu tu Nilikuwa mwanafunzi wa kuchimbua masomo yangu yamenijenga katika nyanja ya uchambuzi ambapo nilijifunza kuwa kilatatizo linasula zaidi ya moja Kipindi cha chuo kikuu ndicho kilicho kuwa kipindi cha mapinduzi ya akili kwangu Hapo ndipo nilipogundua kuwa elimu ya kweli si ile inayopatikana ndani ya kuta nne za darasa pekee mbali ni uwezo wa kuunganisha na tharia ya uhalisia wa maisha ya mtaani Nilijifunza nidhamu ya utafiti, umuhimu wa ushirikiano na wenzangu na ujasiri wa kuhoji mambo ambayo wengi hawayaoni ukiwa na kikawaida yale masaa ya usiku wa manane niliyotumia kusoma maktaba hayaku jaza tu kichwa changu na maarifa mbali ya lini jenga tabia yangu ya uvumulivu na udhubutu kuingia kwenye sokola ajira baada ya kuhitimu masomo kulikuwa na changamoto zake na kumbuka siku ya yangu ya kwanza kazini nilikuwa nimejaa natharia nyingi kichwani Niligundua kuwa ulimwengu wa kazi unahitaji kitu cha ziada Hekima na yavitendo na akilia ya kihisia Yaani emotional intelligence katika kazi yangu nimejifunza kuwa mteja wa au mfanya kazi mwenzako Hajali sana cheti chako kwa daraja ya kwanza mbali anajali jinsi unavyoweza kutatua tatizo lake kwa ufanisi, heshima na uaminifu. Hapo ndipo nilipoanza masomo ya pili, masomo ya uzoefu. Kazi yangu imenihitaji kuwa mwepesi wa mabadiliko, yaani adaptability. Teknolojia imebadilika, mahitaji ya soko ya nabadilika na kama sita endelea kujifunza, nitapitwa na wakati. Hivyo, kazi yangu imekuwa kamadarasa linaloendelea kila siku. Kwa sasa, kazi yangu inajumuisha mambo mengi ya nayonifanya niwe na shughuli nyingi kwanzia asubuhi hadi jioni siku yangu huanza kwa kupanga vipaumbele. Si kila kitu kinachokuja ni chadharura. Na sikila kitu chadharura ni muhimu. Ninachopenda zaidi kuhusu kazi yangu ni sehemu ya ubunifu na kutafuta ya kutatua matatizo Hakuna hisia nzuri kama kutana na changamoto ambayo imeshinda timu kwa muda mrefu kisha kwa kutumia uchambuzi na fikra mpya unapata uvumbuzi sehemu kubwa ya kazi yangu inahusu mawasiliano Kuelewesha mawazo magumu kwa njia rahisi ili kila mshiriki aweze kuelewa na kuchakua hatua Hii imenifanya niwe msikilizaji mzuri Nimegundua kuwa asilimia kubwa ya mafanikio kazi ni Yanategemea uwezo wa kusikiliza kile ambacho hakija semwa kwa maneno bila shaka kazi na masomo havijakosa mamilima na mabonde Kuna siku ambazo shinikizo la kazi Yaani work pressure ilikuwa kubwa kiasi cha kutaka kukata tamaa Kuna miradi ambayo tumeiwekea nguvu nyingi lakini matokeo yake ya kawa tafauti na matarajio.

Ninapoulizwa kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu, akili yangu haisafiri kuenda kutafuta takwimu za kawaida kwenye makaratasi. Badala yake, inasafiri kuenda kwenye kipindi ambacho mpira wa kikapu uliacha kuwa mchezo tu na kuwa sanaa. Vita na msomo la maisha. Kwangu mimi, mchezaji bora wa muda wote ni Michael A. Jordan. Lakini kuelewa kwa nini namweka Jordan juu ya kilele Lazima uelewe maana ya ubora katika macho yangu ubora si tu kufunga pointi ni uwezo wa kubadilisha anga ya mchezo na kuwafanya wapinzani waamini kuwa Ukushindwa kwao ni jambo ambalo haliwezi kuepukika Kitu cha kwanza, kitachonifanya nimshuhudu Jordan ni ule uchu wake wa kushinda Uliopitiza miaka ya kawaida, yaani competitive drive Jordan hakucheza ili kufurahia mchezo Alicheza ili kutawala Alikuwa na uwezo wa ajabu wa kutafuta kisingizio chochote Hata kama ni kidogo kiasi gani ili ajisikie kuwa amedharauliwa Kisha atumie hasira hiyo kuangamiza wa uanjani Nilijifunza kupitia yeye kuwa kipaji pekee hakitoshi Kuna wachezaji wengi waliokuwa na miili mikubwa kuliko yeye na labda hata uwezo mkubwa wa kuruka Lakini hakuna aliyekua na roho ya chuma kama yeye Aliamini kuwa kama atapoteza basi ni kwa sababu muda uliisha Si kwa sababu mpinzani wake alikuwa bora Hii inanifundisha somo kubwa maishani akili yako ndiyo inayopaswa kutawala mwili wako Nikikumbuka picha za Jordan Akiruka kuanzia mstari wa kurushia mpira hadi ya adhabu Yaani free throw line na kukaa hewani kwa muda unawishia kama ni dakika nzima Naona zawadi ya mchezo Jordan alileta urembo kwenye mpira wa kikapu Alifanya mambo magumu yaonekane mepesi uwezo wake wa kubadilisha mpira ukiwa hewani kukwepa mikono ya walinzi, wawili au watatu na kisha kueka mpira kwenye kikapu kwa upole, yaani the finest, ulikuwa kama mashairi yanayochezwa. Kwangu Jordan hakuwa mchezaji tu, alikuwa mchoraji ambaye uwanja ulikuwa ni tarubai yake na mpira ulikuwa ni brush yake. Alivunja sheria za mvutano, yaani the gravity. Na kwa kufanya hivyo, alitujia sisi mashabiki mipaka ya kile tulichoamini binadamu anaweza kukifanya. Watu wengi wanamsifu Jordan kwa uwezo wake wakufunga pointi, lakini mimi na muhusudu zaidi kwa uwezo wake wa kujizuia. Alikuwa mchezaji ambaye aliwekwa kwenye timu bora ya ulinzi, All Defense First team, Malatisa. Hii ilinionyesha tabia yake ya kutokubali nusu-nusu. Wachezaji wengi nyota hupumzika upande wa ulinzi ili watunze nishati ya kufunga. Lakini Jordan alikuwa muindaji pande zote mbili. Alinifundisha kuwa ka ukitaka kuwa bora huwezi kuchagua sehemu rahisi tu ya majukumu yako. Lazima uwe bora katika kila nyanja hata zile ambazo hazipati sifa nyingi au makofi. Kuna mchezaji na kisha kuna mchezaji anayeweza kubeba timu wakati sekunde tano zimebaki na timu imepishana kwa pointi moja Kwa hapa ndiyo the last dance inapoingia macho ya Jordan wakati wa sekunde ya mwisho yalikuwa na utulivu wa ajabu kama vile alikuwa anajua tayari nini kinatokea kile kikapu chake cha mwisho dhidi ya utaha kajaz mwaka wa 1988 na picha hiyo ambayo ingeganda akilini mwangu.

Katika safari ya za maisha yangu, nimebahatika kuona miji yenye taa zinazong'aa fukwe zenye mchanga mweupe kama theluji na misitu minene yenye kijani kibichi. Lakini nikitafuta picha moja iliyoganda kwenye ukuta wa kumbukumbu zangu Manthali ambayo ilinifanya nishindwe kupumua kwa muda na kunifanya ni hisi unyenyekevu mkuu mbele ya uumbaji ni manthali ya kreta ya ngorongoro nchini Tanzania Wakati wa mawia ya jua Haikuwa tu mwonekano wa macho. Ulikuwa ni wakati ambapo nafsi yangu ilihisi kugusa sili za asili. Nakumbuka alfajili ile hewa ilikuwa na baridi kali iliyopenya hadi kwenye mifupa. Tulianza safari kuelekea ukingo wa kreta. Tukiwa bado gizani. Kila kitu kilikuwa kimetulia. Isipokuwa sauti ya injini ya gari ikipambana na mlima. Katika hali ile ya nusu usingizi, nilihisi kama tunasafiri kwenda sayali ingine. Tulipofika ukingoni mwa bonde ile kubwa, rimu ya rim of the crater, tulizima injini, tulikiwa tumesimama mita elfu mbili juu ya usawa wa bahari giza lilikuwa badu nene, lakini kule chini bonde ilikuwa imefunikwa na utando mzito wa ukungu mweupe Uonekanao kama bahari ya zi maziwa yaliyotulia dakika chache baadaye miujiza ulianza Uwepo wa macho urianza kubadilika rangi kutoka kwenye giza nene kukaibuka mstari mwembamba wa rangi ya mchungwa hafifu ambapo polepole uligeuka kuwa zambaru ya dhahabu kilele cha mlima kuanza kumulika mwanga na kile ambacho mawazoni kilionekana kama giza Nikilianza kujitenga na kuwa manthali ya kweli jua lilipochomoza katikati ya mawingu miale yale ilipiga ule ukungu uliokua bondeni Ilikuwa ni kama pazia kubwa la asili linafunguliwa Rangi ya kijani ya kuta za kreta zilianza kung'aa na kwa mbali ziwa magadi lililopa katikati ya ponde lilianza kuonekana kama kioo kikubwa kilichopoteza mwelekeo wa mbingu Ba kadiri mwanga ulivyoongezeka ndivyo manthari yalivyozidi kuwa hai Kwa kutumia darubini nilianza kuona vitonge vidogo viehusi vikitembea kwenye nyasi za dhahabu walikuwa ni tendo vifaru na makundi makubwa ya nyumba ya pundamlia Hapo ndipo nilipopata mshtuko wa uzuri wa ngorongoro si bonde tu. Ni bustani la edeni. Iliosalia duniani. Kuona mfumo mzima wa maisha ukiwa umefungiwa ndani ya kuta. Kuta zile za mamilima ulinitoa machozi ya furaha. Hakukuwa na kilele cha binadamu. Hakukuwa na majengo. Ni asili tu katika hali yake safi na ya mshindo. Manthali yale yalinifanya nifikilie kuhusu muda. Nilihisi kama nilikua nimesafili kurudi nyuma maelfu ya miaka kabla ya ustaarabu wa binadamu kuanza. Kuna kitu ambacho, manthali makubwa na nzuri kama hiyo ukifanya kiwe akili ya binadamu. Unaposimama mbele ya kreta, yenye upana wa kilomita ishirini, unagundua jinsi ulivyo mdogo. Yale matatizo yako yaliyokuwa yananisumbua kabla ya safari, kazi, fedha wasiwasi, wa kesho, yote yalionekana kuyeyuka mbele ya ukuu ule. Nilihisi amani ambayo sijawai kuipata mjini. Ilikuwa ni kama mskumo wa Rechar kwa nafsi yangu.

Katika safari yangu ya kitaaluma, nimegundua kuwa mazingira ya kazi si tu maeneo ya kijiografia unapo enda kila subuhi. Mazingira ya kazi ni mfumo wa hali, yani ecosystem, ambayo unaweza kuinua au kuiangusha. Kwangu mimi, mazingira mazuri ya kazi ni mchanganyiko wa mambo matatu makuu. Utamaduni wa kuheshimiana, usalama wakiseikolojia na mazingila rafiki ya kimwili. Hapa kuna uchambuzi wangu wakina, kwa kile kinachofanya mahali pakazi kuwa nyumbani kwa tija na ubunifu. Jambo la kwanza kabisa linalo ninaloangalia katika mazingira ya kazi ni jinsi watu wanavyo tenda wanavyotendeana. Mazingira mazuli huwanza na utu. Napenda kufanya kazi mahali ambapo, cheo cha mtu haki amui kiwango cha heshima anachopewa. Katika mazingira bora, kuna utamaduni wa kusikilizana. Ninapo hisi kuwa maoni yangu yanathamani, hata kama haya takubalio kila wakati na jihisi kuwa sehemu ya timu. Heshima hii inajumuisha pia kudhamini muda wa mtu. Mazingira yanayo heshimu usawa kati ya kazi na maisha binafsi, yaaani; work life balance Ndiyo na yanayo nifanya nifanye kazi kwa bidii zaidi. Ninapojua kuwa mwajili wangu anajali afya yangu na familia yangu. Ninatoa asilimia moja ya uwezo wangu nikiwa ofisini ni, hii ni jambo ambalo, mara nyingi halionekani kwa macho, lakini ndilo moyo wa mazingila yoyote muhimu. Usao, usalama wa saikolojia. Maana yake ni kufanya kazi mahali ambapo na weza kukosea bila kuogopa kutalilishwa. Katika mazingira yenye sumu, watu hufanya kazi kwa hofu. Hofu hua ubunifu, hofu hua ubunifu. Lakini katika mazingira mazuri, kosa huchukuliwa kama somo. Tunapokuwa na uhuru wa kusema sijui hili, naomba msaada au nimefanya kosa hapa, nilekebishe vipi, hapo ndipo ukuwaji wa kweli unapotokea. Mazingira ya nayohimiza uhai na kusema kweli bila uooga ndiyo mazingira ya nayonivutia zaidi. Hii inajenga uaminifu na uaminifu ndiyo ngundi inayoshikilia timu yoyote yenye mafanikio. Hakuna kitu kinachokatisha tamaa kazini, kama kufanya kazi gizani. Mazingira mazuri ya kazi yawe yale ambayo yana mawasiliano ya wazi. Napenda kujua mwelekeo wa kampuni au taasisi yangu. Je, tunajaribu kufikia nini? Jukumu langu ndogo linachangia vipi katika picha kubwa ya mafanikio? Mawasiliano haya yanapaswa kuwa ya pande mbili. Viongozi wanapaswa kuwa tayari kutoa mrejesho, yaani, feedback wa ujenzi mara kwa mara si tu wakati wa tadhimini ya mwaka. Wakati mazingira ya kazi ya napokuwa na uwazi kuhusu mafanikio na changa moto, kila mfanyi kazi anajihisi kuwa mumiliki wa mchakato. Jambo linalo ongeza ma molari ya kazi. Ingawa utamaduni ni muhimu zaidi, siwezi kupuuza mazingira ya kimwili. Mazingira yanayo chochea tija ni yale ya nayo zingatia mahitaji ya binadamu. Ya kwanza ni mwanga na hewa. Ofisi yenye mwanga wa asili wa jua na mzunguko mzuli wa hewa, inafanya niwe mchangamfu. Ya pili ni vifaa vya kazi. Kuna kuwa na vitendea kazi vya kisasa na vina vyofanya kazi vizuri, kuna punguza kero, zisizo na za lazima. Ya tatu ni nafasi ya mapumziko. Napenda mazingila ambayo ya na sehemu ya kuchajia battery. Iwe ni kuona, na kona ya kahawa au eneo la kijani la kuketi na kufikiri. Hii inatambua kuwa binadamu si mashini. Tunahitaji vipindi vya utulivu, ili kurudisha ubunifu.

Swali la kama napenda kucheza na watoto lina mguso wa kipekee moyoni mwangu. Kwangu mimi, kucheza na watoto si jambo la kupitisha muda tu au kutekeleza wajibu wa malezi. Ni safari ya kurudi kwenye asili ya ubinadamu. Ni tabia ya kisaikolojia. Na ni darasa la maisha ambalo halina mtaala rasimu. Ninapocheza na watoto ninaingiana katika ulimwengu ambao hauna kinyongo hauna wasiwasi, wa kesho na umejaa maajabu ya kila namna Hapa kuna sababu zinazonifanya wakati huu uwe thamana zaidi kwangu Sisi watu wazima mara nyingi tumefungwa na sheria ya mantiki na uharisi Lakini mtoto anaposhika kijiti na kukuambia hiki ni ndege ya anga au upanga wakukishuja hapo ndipo uchawi unapoanza Ninapocheza nao ninalazimika kuvaa kuvua ukubwa wangu na kuvaa joho la ubunifu Tunajenga majumba ya mchanga ambayo kwetu ni falme kuu. Tunakimbizana na kivuli tukiwa tunajifanya ni wanyama wa mwituni huu ni wakati pekee ambapo naweza kuwa mjinga kwa furaha bila kuhukumiwa huu ubunifu unanisaidia kufanya akili yangu kuwa changamfu na kunikumbusha kuwa ulimwengu wa una sura nyingi kuliko tunavyoziona kwenye ripoti za ofisini katika ulimwengu wa watu wazima, tumezoea kuishi kwenye viwango, tunaficha hisia zetu, tunazungumza kwa mafumbo na mara nyingi tunajari sana jinsi tunavyoonekana. Watoto ni kinyume chake, mtoto akicheka anacheka kwa moyo wake wote, akikasirika tunajua, na akikuambia anakupenda basi, anamaanisha kwa kweli. Kucheza nao kunanipa dozi la ukweli ambao ni nadra kupitia kupata kwingineko. Uwazi wao unanifundisha kuwa mkweli kwangu mimi mwenyewe Wanaponivuta mkono nikicheza nao mchanga mchaka au mkamdako Wanatuambia utu wangu badala ya vyeo vyangu. Hivyo ni tabia ya nafsi inayopunguza msongo wa mawazo na kunipa amani ya ndani. Sisi watu wazima mara nyingi tunahangaikia na yaliyopita na tunahofia yajayo. Watoto wana uwezo wa kipekee wa kuishi katika sekunde hii iliopo. Mtoto anapocheza na puto ulimwengu wake wote upo kwenye ile puto. Hakuna deni la benki, hakuna siasa na hakuna foleni ya magali inayosumbua. Nime ninapocheza nao ninalazimika kuwepo pale asilimia moja wanani Wananishusha kutoka kwenye mawingu ya wasiwasi na kunielekeza kwenye furaha ya saa hivi Hii ni somo kubwa la falsafa ambalo nimejifunza kwamba maisha si kitu kingine isipokuwa mfululizo wa nyakati hizi ndogondogo ambazo mala mingi tunazipuuza kucheza na watoto ni uwekezaji wa kiroho mtoto hakumbuki kila unachomnunulia Lakini anakumbuka jinsi ulivyomfanya ahisi Unapokaa chini, sakafuni na kucheza nao Unawapa ujumbe mmoja mkubwa wewe ni muhimu na unastahili muda wangu Hii inajenga kujiamini kwako Yaani self-esteem Ninapocheza nao Najua kuwa ni nashiriki katika kuandika historia ya maisha yao Nataka wakue wakikumbuka juu kuwa kulikuwa na mtu mzima aliyewashikilia waliowasikiliza, aliyekimbia nao na aliyewachekesha huu ni urithi ambao hauwezi kufutika na nonda au kutu ni urithi wa kuwepo Watoto wanao maajabu katika vitu wanavyoviona kuwa ni vya kawaida. Mtoto anaweza kutumia saa nzima, akitazama mdudu mchungu, akitembea au akishangaa jinsi tone la maji linavyotiririka kwenye mjani. Kucheza na watoto kunanifanya ni ya.

Ninapotafakari kuhusu mkustakabali wa jamii yetu, sioni tu majengo marefu au barabara za kisasa, naona mabadiliko ya kifikira na kimfumo yanayounganisha maisha ya kila mwanadamu. Maendeleo kwangu si idadi ya vitu vinavyomiliki, bali ni ubora wa maisha tunayoishi na jinsi tunavyotendeana. Haya ni yaya ni mabadiliko mahususi. Ninayotamani ya ku kuyaona yakistawi katika jamii yangu. Ninatamani kuona mfumo wa elimu ambao haupimi mtoto kwa uwezo wake wa kukarili tarehe za kihistoria. Pali kwa wezo wake wa kutatua matatizo ya sasa Ninatamani kuona jamii ambapo elimu ni haki ya msingi na si falsafa ya matajiri pekee Ningependa kuona madalasa yakigeuka kuwa maabara za kifikra ambapo wanafunzi wanahimizana kuhoji kwa nini padala ya kukubali tu ndivyo hivyo maendeleo ya kweli yatakuja pale kijana atakapohitimu akiwa na uelewa wa usimamizi wa fedha. Afya ya akili na stadi za mawasiliano. Vitu ambavyo mala nyingi husahaulika katika mitaala ya ki ka kizamani. Inasikitika kuona, nasitikisha kuona, kuona pengo kati ya walioacha na walio na wali wasioacha likizidi kutanuka maendeleo yanayotama, yanayotamani ni yale yanayojenga uchumi wa watu Ningependa kuwona mifumo ya kifedha inayowafikia wakulima vijijini na wa wasijali wasi wasliamali wadogo mjini kwa urahisi. Sawa na makampuni makubwa. Sio tu kuwepo kwa ajira bali, ajira zinapompa mfanyakazi heshima heshima mshahara waku wakukithi mahitaji na mazingira salama. Maendeleo ni pale mzazi anapoweza kufanya kazi moja bado akipata muda wa kukaa na mtoto wake. Tunaishi katika kalne ya kidijitali, lakini teknolojia isipodhibitiwa inaweza kutenganisha. Ninaatamani kuona maendeleo ya kiteknolojia yanayotumika kama daraja ya daraja na si ukuta. Maendeleo ni ku maendeleo ni kuona kijiji cha ndani kabisa kikiwa na interneti ya kisasa inayomuruhusu binti mdogo kusoma vitabu ya maktaba ya dunia. Natalmani kuona ujasusi wa ujasusi wa bandia, yaani AI, kutumika kitaratibu milipuko ya magonjwa na kutoa huduma kwa kibingwa kwa gharama nafuu kwa kila mtu, bila kujali hathi yake ya kijamii. Katika ulimwengu wa utandawazi, tunapoteza utambulisho wetu kwa wetu wa kusaidiana maendeleo makubwa zaidi ninayotamani ni maendeleo ya moyo. Ningependa kuwona jamii inayothamini tafauti za kidini kikabila na kifikra. Maendeleo ni pale tunapoweza kutafautiana bila kuchukiana. Ninatamani kuona jamii ambapo uongozi ni utumishi na si fursa ya kujitayarisha. Maendeleo yanachelewa na yanayochelewesha na urushwa hiyo. Kuona jamii inayochukia ufisadi kutoka ngazi ya familia hadi taifa ni ndoto yangu kubwa Tua hatuwezi kudai tuna maendeleo ikiwa tunaharibu sayali inayotulisha maendeleo ya kweli ni yale yanayozingatia mazingila Ningepeda kuona mji wetu ikitumia nishati ya jua na upepo Tukiacha kutegemea nishati zinazochafua hewa nita Ninatamani kuona utamaduni wapunguza wakupunguza tumia na tumia tena na rejesha Yaani reduce, reuse.

Hili ni swali muhimu sana katika ulimwengu wa sasa ambapo maisha yetu mengi ya mehamia mtandaoni. Hili jibu hili liwe lakina na niwacha nichukue madakika kadhaa nikufafanulie kwanini kutumia uzoefu wangu wa kibinafsi mbinu za kitaalamu na mifano ya kiufundi ni nayohakikisha usalama wajuu. Nina pofikiria kuhusu Nenosiri ya ni password Sichukuli kama Neno tu naiona kama ufunguo kipekee wa nyumba yangu ya kidigitali watu wengi hufanya kosa la kutumia majina ya watoto tarehe za kuzaliwa au Nenosiri rahisi kama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kwa sababu ni rahisi kukumbuka Lakini mimi mkakati wangu umejengwa wakatika msingi mkuu mnne urefu, utata, upekee na ulinzi waziada zamani tuliamini kuwa nenosiri fupile nye alama nyingi ni salama Lakini nimejifunza kuwa kompyuta ya kisasa zinaweza kukisia nenosili fupi kwa sekunde chache mbinu yangu mbinu yangu mimi hutumia password phrase, yani vifungu vya maneno, badala ya neno moja Mimi kuchagua sentensi ndefu isiyo na mantiki kwa mtu mwingine lakini rahisi kwangu kukumbuka Kwa mfano mbuzi wangu anapenda kula laptop laptop mwaka wa elfu mbili ishirini na sita Kwa nini nenosiri lenye urefu zaidi ya neno kuminasita ni vigumu sana kudukuliwa kwa mbinu ya bullet force Yani ambayo kompyuta hujaribu mchanganyiko wa maneno kwa sekunde Kukadizi nenosiri lina yo kuwa na urefu ndivyo muda unaohitaji kulivunja unavyo ongezeka kutoka saa hadi miaka elfu moja Hii ndiyo sehemu ambayo watu wengi hukwama Mimi ni na kanuni moja hii na isiyovunjika kamwe situmii nenosiri moja kwenye akaunti mbili tofauti Ikiwa ninatumia nenosiri ile ile kwenye Facebook na kwenye email yangu ya benki Mwizi akifanikiwa kuduku mfumo wa Facebook moja kwa moja anakua amepata funguo wa fedha zangu Kila akaunti inanenosili lake la kipekee kabisa Hii inamaanisha hata kama tovuti moja itavamiwa akaunti zangu zingine zinabaki salama kwa kisawa Utaniuliza, unawezaje kukumbuka nenosiri hamsini tofauti na marefu Jibu ni rahisi, simu au akili yangu haiitaji kuyakumbuka yote Mimi kutumia mfumo wakidigitali, wakuthibiti nenosiri kama bint word ama last password au dash lane ni hii ni kama sifu volti ya kidigitali kazi yangu ni kukumbuka nenosiri la master password moja tu ambalo nirefu na ngumu sana kuthibiti. Hii inaikina nitengenezea maneno ya siri ya ajabu kwa kila account na kunifadhia yenyewe. Inapunguza shinikizo la akili na kuongeza usalama maradufu. Hatakama nenosiri langu ni imara vipi, mimi siiliamini asilimia moja. Hapo ndipo multi-factor authentication inapokuja. Huu, baada ya kuingiza nenosiri, mfumo unaoniambia kitu kingine. Labda kodi inayotumwa kwenye simu yangu, alama ya kidole, au programu ya uhakika kama Google Authenticator. Nikwanini ni muhimu hata kama mdukuzi yani haka hacker akaiba neno sirilangu bado hata weza kuingia kwenye account yangu kwa sababu Hana simu yangu mkononi mwake kupata kodi ya pili huu ni ukuta wachuma unaozuia masumbulizi mengi ya kimtandao Mimi kwangu siyo mwisho wa kisaikolojia na kitabu Mimi nenosiri kwenye.